Wakati wa asubuhi mara nyingi, huwa napenda sana kula chapati. Ambayo inakuwa chapati, maharage na chai ya maziwa. Chakula hiki kwangu ni chakula pendwa sana. Kwa sababu mimi nimelelewa maisha ambayo chapati nimeanza kuzila tangu nikiwa mdogo. Kwa iyo chapati nazipenda ni muda sana. Tangu ni kiwa mdogo nazipenda chapati. Paka leo nazipenda chapati na huwa ndo chakula changu pendwa sana kukila asubuhi. Asa hasa iwe ni chapati na maarage. Lakini vile vile pia napenda sana kula chai na kiporo cha wali maalage. Wali maalage ni mchanganyiko chakula mbato ni chakula pendwa sana kikila subui kama kinilala au kwa kiporo. Chakula icho nakipenda kwa sababu kinanipa furaha, kinanipa msisimuko na jisi mtu mwenye nguvu sana sio mimi tu hata ndugu zangu pia wanapenda pia kula hicho chakula na watu wengi ninaowajua asante.

Mimi kama mfanyakazi wakati wa likizo napenda kujistawisha sana kwa kupumzika. Pembeni, mwa kingo za bahari au kwenye bustani zilizotulia na familia yangu. Napenda kufanya hivyo kwa sababu inanipa faraja, furaha, utulivu wa moyo, amani na starehe kujistawisha huko kunanipelekea mimi kupumzisha mwili. Kupumzisha akili, kupumzisha nafsi ili kupata nguvu baada ya likizo niweze kufanya kazi kwa vyema na katika hali iliokuwa juu na hali bora zaidi pia inanipelekea mimi mwili wangu kutulia kuwa na afya njema ya akili na mwili vile vile pia kujistawisha huku kunanisaidia mimi akili yangu kujijenga upya akili yangu kufanya vyema akili yangu kuwa nzuri ili kuwa na matokeo bora nikienda kazini na siku zote huwa nikijistawisha vizuri huwaga nafanya kazi vyema na katika hali ya juu zaidi. Kuliko mtu ambaye hajajistawisha vyema wakati wa likizo aSante.

Japokuwa nimezaliwa septemba mwaka elfu mbili na mbili ila mwezi naopenda ni disemba kwa sababu zifuatazo. Mwezi wa disemba ni mwezi ambao tunaufunga mwaka, tunafunga maisabu ya kila kitu na kujiandaa kwa ajili ya mwakampya. Mwezi huu wa disemba ni mwezi wa nishere nyingi, sherehe nzuri, tunakutana kama ndugu, jamaa na rafiki na tunaweza kuburudika kwa pamoja, tukiwa manyumbani. Na mwezi huu ni mwezi walikizo mingi sana. Kwa hiyo familia nyingi zinakutana mwezi huu huu ni mwezi wangu bora na mwezi wangu ninaopenda zaidi. Kingine kinachonifanya ni weze kupenda sana mwezi disemba. Ni kuwa na skuku mbili kuu. Mbapo kuna sikuku ya Christmas ambaye hii ni ya kwa nduguzetu wa Kristo ambapo tunafurahia wote pamoja. Na tunajiandaa kwa ajili ya mwakampya ambapo mwakampya ni siku moja baada ya mwezi wa disemba. Lakini maandalizi yake yote anafanyika disemba. Na kitu kingine kitu inafanya nipende mwezi wa disemba ni punguzo la bei. Vitu vingi wakati wa mwezi disemba vinapungua bei kwa hali ya chini za kiasi kwamba inafanya mtu yoyote aweze kuhudhuria au na aweze kupata kitu anachokiitaji kwa bei punguzo. Vile vile pia mwezi disemba ni mwezi ambao mamangu amezaliwa. Kwa ni mwezi ambayo tunaka pamoja, tunasherekea, tunafurahia, tunaburudika. Kwaiyo kwangu mimi ni mwezi bora, zaidi na ni mwezi naopenda sana asante.

Nikiwa na familia yangu, napenda sana kuangalia movie, napenda sana kusomanao vitabu, napenda sana kulanao pamoja. Vitu hivi vitatu ndo vitu ninavovipenda sana nikiwa na familia yangu ya kwanza. Kuangalia TV, tunazatukawa tunangalia channeli, zawanyama, habari, tamthlia, movie. Hivo tunaburudika pamoja kama familia. Inapendeza sana tukikuta na pamoja. Tukafanya kazi pamoja. Tukabuludika pamoja sehemu moja kama familia ni ishara ya upendo. Kingine nikula nao sena nakubuludika pamoja. Ukila na familia yako mnapata muda wakutoa wasaha. Napata muda wakujadiriana mambo kadha mnapata muda wa kuongea pamoja kwa io kupata chakula cha pamoja na familia yako jambo moja jema zaidi ndio maana hata na familia nyingi huaga zinapenda sana kula chakula angalau kimoja kwa siku kwa pamoja. Kama so chakula cha asubui, basi chakula cha mchana. Chakula cha mchana ikishindikana, basi chakula cha usiku wataketi pamoja, sehemu moja. Na wakupata chakula cho kwa pamoja. Hiyo inawapelekea wao kama familia kuonesha muungano, mshikamano, upendo na umoja wao vile vile pia hii wakati wa kula kunakujadiluana mambo madogo madogo ambayo yanaeza yakatatulika. Kama kuna kasoro zinaenda zikaonekana unikana na mambo yakatatulika. Na vile vile pia tukiwa pamoja na familia utapenda sana kupea na wasaa kuja diri mambo. Labda kuna kero zimetokea, kuna shida, kuna changamoto. Kuna mtu yeyote mwene changamoto ata iwasilisha pale na tutaangalia ni namna gani ya kuitatua. Sisi kama familia hatuwezi tukashinda kutatua jambo, tukiwa pamoja. Na bila shaka ni kama yote ya kifamilia, haifanywi na mtu mmoja. Inafanywa na wa familia wote, wawe pamoja, wawe sehemu moja, waweze kujumuika, waweze kuchangia mada, waweze kuongea kwa pamoja. Hii inawapelekea ishala na inaonesha ishala kuwa wako pamoja, wala mshikamano, wala pendano. Na vile vile pia familia nyingine pia zikiwa pamoja, zinapenda pia kupata chakula cha pamoja, zinapenda pia kujadiri mambo. Lakini vile vile pia familia zikiwa pamoja zisipende sana kulumbana mfano mzazi na watoto au mzazi na mzazi mwenzake. Hawa takiwi kulumbana wakiwa kama familia. Inastaili waende wa kalumbanie pembeni. Hii inawajenga vyema watoto wao. Kuwa wazazi wanapulumbana mbele ya watoto, kuna kitu ambacho ni hasi, kinajengeka kwenye akili za watoto. Na hivyo watoto hao, wanaeza wasiwe na akili bora, wanaeza wasiwe na msimamo bora kwenye maisha yao. Kwa sababu tu ya marumbano ya wazazi, hivyo basi nipende kuwa shauli watu kwa mba ili familia iwe bora. Inabidi wanapokutana wafanye vitu vya msingi. Na vitu ambavyo havi keri wenzao. Na vitu ambavyo havi reti mkanganyiko kwenye familia hiyo. Ama vitu ambavyo havi tengi watu kwenye familia. Wazungumze vitu ambavyo vitawaweka pamoja. Vita wadumuisha. Vita wajumuisha. Vita wafanya washikamane. Vita wafanya wawe kitu kimoja. Kazi hizo ambazo zitaeza zika watenganisha wakiwa pamoja. Inabidi wa siziongele. Masuala ambayo yanaeza yakawatenganisha wakiwa pamoja. Inabidi wa ya ache. Vile vile pia familia zinapokuwa pamoja. Inabidi zijitahidi sana kuweza kujua nani mwenye shida nani anachangamoto. Kwa sababu hakuna simbola kutatua changamoto kama kwenye familia. Hasa mkikutana kama familia. Kwa hiyo familia zinapokutana wajalibu na waweze kutatua kero na shida za wenzao. Hili mambo yaweze kuwa mema. Familia iendi mbele. Na maendeleo yaonikane asanteni.

Mahala pazuri ambapo nimewai kusafiri ni mbuga ya Serengeti. Mbuga hiyo ya serengeti inapatikana mkoa wa mara nchi ya Tanzania. Ni miongoni mwa mbuga kubwa barani afrika na miongoni mwa mbuga nzuri zenye wanyama wa kila aina. Mbuga hii ya serengeti ni sehemu yangu nzuri ama harapangu pazuri ambapo nimesha wai kusafiri. Kwa sababu nilijionea tamaduni ambamo ndani yake kuna jamii ya kimasai. Utapata utamaduni. Vile vile mle ndani pia kuna watarii ambao wanatoka kwenye nchi nyingi duniani. Watarii hao unaweza kukutana nao. Unaweza mkajumuiana na kuungana. Katika jumuia iyo mnaweza mkawa marafiki. Mkafanya kazi kwa pamoja na vile vile pia mahali hapo ni mahala ambapo pameni burudisha. Pamenielimisha, pamenifanya niipende mbuga hii ya Serengeti Na vile vile pia sehemu hiyo pamenifanya mimi niweze kupata elimu ya wanyama. Kwasababu nilipofika serengeti. Ndani ya mbuga hili nilifundishwa namna wanyama wanavoishi. Nilipewa historia ya wanyama. Bahada ya kupewa historia ya wanyama. Tuka fundishwa namna gani ya kujikinga unavamiwa na mnyama. Ni nini cha kufanya unapukutana na mnyama ana kwa ana. Maisha ya wanyama yako na mnagani. Ni kitu gani wanyama hawapendi sana kufanyiwa ambacho mwanadamu akikifanya ni rahisi sana yeye kuvamiwa. Tulijifunza mambo mengi sana na vile vile pia Serengeti imeungana na masai mara ya Kenya. Hivo ukiwa ndani ya Serengeti Unaweza ukaenda mpaka Kenya. Kwa utaratibu ambao upo, kwa pia hiyo ni sehemu ambayo nisema yangu nzuri ni kwa sababu nisema unaunganisha nchi mbili kuwa unaweza ukatalii kutoka Tanzania ukaelekea mpaka Kenya kwa kibali maalumu yaani utenda kwa ruksa kwa maana hiyo hautoenda kama mwizi hautoenda kama jangili hautoenda kama mvamiaji utasafiri nchi zote mbili kama mtalii na utapokelewa kote kwa mapokezi ambayo ni mazuri mapokezi yanayo eleweka kingine pia kilichonifanya niipende serengeti ni huduma zao mlendani. Ndani ya mbuga ya serengeti, utapata kuna hoteli mbalimbali, utapata kuna makampuni, ambao kazi yao ni kuwahudumia watalii. Makampuni hao yanafanya vyema sana, ya najua kuongoza watalii vyema, ya najua namna ya kuwavutia watalii, waendele kuja, waendele kuwepo, na wanajua lugha nzuri pia. Lugha wanazo nzuri, hata kama mtu umekereka, atajitahidi, aweze kuishi na wewe vyema na kukugaidi vizuri. Vile vile pia chakula kinachopatikana ndani ya serengeti, ni chakula kizuri, chakula cha asili, ambacho kinazoleka na watu wengi na kinapendwa pia na watu wengi. Na kitu kingine ambacho nilikipenda nikiwa seringeti ni kutumia baloon kutalii. Unaezokaamua kutumia gali au unazokaamua kutumia hot air baloon ambayo hiyo ndio namna yangu mimi pendwa ya kutalii mbuga ya seringeti. Ukiwa angani, unangalia wanyama kwa chini, inaburudisha, inakufanya wewe ujisikie amani na raha ukiwa Tanzania. Asanteni.

Mimi kama raia mwema wa nchi yangu ya Tanzania ninayo haki kikatiba ya kupiga kura. Hivyo, ninaipiga kura katika nchi yangu. Kwa mfano mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwaka huu uliyoisha tulikuwa na uchaguzi mkuu mwezi septemba ambapo katika uchaguzi huo, nilipiga kura, kupitia chama changu na kumchagua rais, niliyeamini ni rais bora. Naswala kumshukuru mungu rais niliyemchagua ndiye rais aliyeshinda, kupitia chama changu, kwa hivyo ni swala la furaha kwangu. Vile vile pia kwangu mimi upigaji wa kura, ni jambo ambalo ni jema na ninawasihi vijana wote au watu wote wenye miaka zaidi ya kumi na nane. Kuweza kuchangia katika upigaji wa kura, kwa sababu unavyopiga kura, unamchagua kiongozi ambaye atakuja kuwa kiongozi bora, wa eneo ilo, au wa nchi hiyo. Usipopiga kura na ukawaachia watu fulani ndio wapige kura wanaweza wakapiga kura wakamchagua mtu ambaye sio bora mtu huyo akaja kuliponza na akaja kuliletea hasara taifa kwa hiyo upigaji wa kura kwangu mimi ni swala la msingi na ni swala ambayo ninashauri watu wengi waweze kulifanya na kulichukulia kama uzalendo kwa sababu ili uwe mzalendo lazima ufanye mambo kwa manufaa ya taifa lako. Na kumchagua kiongozi bora ni manufaa ya taifa.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano kwa sababu zifuatazo. Video ni aina ya mawasiliano smbayo mnaonana kati ya mtu wa taarifa na mpokea taarifa na mtazungumza kwa kuonana. Video zinapelekea mawasiliano kwa bora zaidi kwa sababu mtaonana kama kuna ishara, kama kuna mtu umemisi, au unatakujua hali ya mtu, hali ya mandeleo ya kitu, utapiga video call, atapokea, mtawasiliana kwa kuonana. Hii inasaidia kujenga ukaribu, mahusiano na amani. Unavo walisiana na mtu unaweza ukahisi labda ni mgojwa kama hamjaonana unaweza hisi labda yuko kwenye hali mbaya huenda shida ikawa tu ni sauti lakini akawa na hali nzuri ila mtu unavyo wasiliana nae kwa kuonana, ukamuona, nae akakuona. Unaiona kabisa hali ya mtu kwamba hali yake ni shwari, hali yake ni nzuri. Hivyo mna kuwa na amani wote, baina yako wewe na yeye. Vile vile pia video kwa mawasiliano ni aina bora sana. Kwa sababu sauti tu haitoshi. Sasa hivi kuna akili mnembe ama AI mtu anaweza akaigiza sauti, vitu viko vingi vya kufanya sauti ikawa fake au sauti fake ikaonekana ni yenyewe ya mtu husika. Ila mnapofanya mawasiliano kwa kuonana, unaona kabisa ni yeye, sauti ni yake, na hata kuna mawasiliano ambao mnaweza mkau kuna ishara au kuna aina mawasiliano yenu ambao waga mnafanyiana mkikutana. Ukisha gundua hivo vitu, utagundua mtu ni yeye. Kwa kama ni swala la kifedha. Litafanywa kwa uaminifu na kwa uhakika zaidi kuliko mawasiliano bila video, vile vile kuwa ama vili vile ya kwamba video inasaidia kumridhisha mtu meonekano wako. Ama katika interview ama katika mitihani ambao mitihani hii inafanyika kwa njka mtandao. Video kwa mawasiliano inasaidia sana kwa sababu ni ngumu sana kufanya mtihani bila kutumia video katika mawasiliano hayo. Wataminije kwamba haudanganyi, hakuna upotoshaji wa aina yoyote kwa video kwa mawasiliano inasaidia sana sekta kama hiyo. Sekta nyingine ni sekta ya kufanyiwa interview. Wanapenda sana kufanya interview kwa video. Ili uweze kuona confidence ya mtu, muonekano wa mtu ni nani usio ukafanya kazi bila kujali muonekano bila kujali mtu. Na huwezi ukampa mtu kazi labda sio yeye, labda kadanganya. Kwa hiyo vitu viko vingi ambavyo vinaifanya mtu anayefanya mawasiliano kwa video kuwa mawasiliano bora na kuwa mawasiliano yenye uhakika na uwalisia ndani yake. Vili vile pia mawasiliano ya video yana faida yana hasara zake. Faida ndio kama hizo nilizozitaja, uaminifu, uhalisi wa kitu, mwonekano thabiti. Lakini pia hasara zake ni kwamba inahitaji matumizi makubwa ya data ama internet. Hii inahitaji mtu ajiunge kwenye majukua ama platform ambazo zinatoa hizo huduma huwezi ukawasiliana na mtu. Bila yeye kuwa na hiyo platform. Ama jukua ambalo wewe umelitumia. Kwa hiyo inabidi wote muingie kwenye jukua moja ndiyo muweze kufanya mawasiliano. Kwa hiyo kama mtu hana jukua ambalo wewe unalo. Ni ngumu kufanya mawasiliano. Asanteni.

Kuhusu kuishi mahala nilipo zaliwa ni kwamba siishi mahala nilipozaliwa ila kuna muda huwa nakwenda kutembelea ama kuwasalimia mahala nilipo zaliwa kwa sababu nimezaliwa katika jamii ambayo maisha yake ni ya chini kidogo, jamii ambayo maendeleo yake yapo chini kidogo jamii ya kijijini kwa mtaftaji ni ngumu sana kukaa kijijini ili kutafuta. Inabidi utafute sehemu palipo changamuka, sehemu ambapo ni mjini, ili uweze kuchangamana na watu, muweze kufanya kazi na watu, na mambo yaweze kuenda. Sababu nyingine ambayo imenifanya mimi nisiishi, sehemu nilipozaliwa, ni watu walioko pale. Jamii niliozaliwa pale, ni jamii yenye watu washirikina, watu wanaoamini katika nguvu za kichawi. Endapo utaonekana umefanikiwa hata kama ni kidogo kuna baadhi ya watu wanaumia na wanaamua kukushugulikia wewe kishirikina. Kwa hivyo maendeleo yako madogo watayaona kama ni makubwa na watakuthibiti kishirikina. Mwisho wa siku unaanza kupata maradhi, unaanza kupata magonjwa, afya inaanza kudhoofika na mwisho wa siku unaweza ukafariki au unaweza ukazidiwa sana na usiweze hata kutembea. Kwa hiyo jamii niliyozaliwa ni ngumu sana kuishi pale japo kuwa huwa naenda mara moja moja kuwatembelea. Kitu kingine pia kinacho nifanya mimi nisikae ama nisiishi nilipozaliwa ni fursa. Sehemu nilipozaliwa pana fursa chache sana. Kiasi kwamba watu ni wengi na wanabanania fursa ambazo zinapatikana hapo kwa itabidi mtu utoke. Uende kutafuta fursa sehemu nyingine ambayo ni bora zaidi na sehemu ya kutafuta fursa ambayo ni bora zaidi. Ni sehemu iliyochanganyika, yenye watu wengi, sehemu iliyochangamka. Kwa hapa Tanzania, sehemu hizo ni sehemu za mijini. Kwa hiy inamlazimu mtu atoke alipozaliwa na kuelekea mjini kwa sababu ya fursa. Mjini kuna fursa nyingi kuzidi kijijini. Watu pia ni wengi na watu pia wanafanya kazi nyingi. Kwa watu wengi wanafanya kazi bila kujali nani anafanya nini. Kwa sababu sisi tunaaamini, kila kubwa inakubwa yake. Utakavyoendelea kujifananisha na mtu ambaye anafanya vitu vikubwa na ana kuzidi mbali. Ni ngumu kumkuta, ni ngumu kumkaribia, ni ngumu kumfikia. Utabakia kuwa na roho mbaya, utabaki kuwa ni mtu mwenye chuki na wivu. Kwa mjini ni sehemu salama ya kufanya kazi kwa sababu kila mtu anafanya kazi iliyompeleka. Hafanyi kazi kwa kuangalia nani, anafanya nini, na nimfanyeje ashuke. Hapana wako watu wanafanya kazi kwa kushirikiana, kwa umoja na kwa kusaidiana. Kingine mahala nilipozaliwa. Sio mahala niliposomea. Nimesoma tofauti, sehemu tofauti na nilipozaliwa. Hivyo mimi inanipatia mimi kuwa na taswira mbovu, ninavyorudi kule kijijini. Au kuwa nataswira ndogo, ninavyorudi kule kijijini. Kwa sababu ni ngumu kuziona fursa sehemu ambapo haujapazoea. Ili uzione fursa, lazima ufanya utafiti, lazima uangalie, na ujue ni nini kinachotakia ufanye, hili uendelee. Kuwa kwa sehemu niliozaliwa ni kijijini, na sikusoma hapo, kwa sikuweza kupata muda, wakupata fiti, na wa kugundua fursa. Hivyo mimi ilinipelekea mimi kutafiti sehemu niliposomea. Nimeweza kupata fiti na nikaona fursa ni wapi na nikagundua fursa na nikazichangamkia fursa na nikaweza kutoboa. Hiyo ndio sababu iliyonifanya mimi nisiishi 7sehemu nilipozaliwa. Asanteni.

Zifuatazo ni sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ama kiongozi anaye wajibika vyema katika jamii ama taasisi anayo iongoza. Sifa ya kwanza muhimu ni uwajibikaji. Kiongozi yoyote yule ili aeze kuwa mzuri ili kiongozi aweze kuwa bora inabidi awe muwajibikaji. Anafanya mambo anayostahili kufanya kwa mnda anaotakiwa kufanya wakati anaotakia kufanya. Kiongozi hastaili kufanya mambo kutoka kichwani mwake tu. Afanye mambo kama utaratibu ana votaka kama taasisi ama jamii anayofata na kuifanyia kazi kuna katiba inabidi aweze kuongoza kwa kuifuata katiba inataka nini inasema nini au kama kuna sheria inabidi azifuate asije akazivunja hata moja kwa sababu kiongozi anapovunja sheria kiongozi anapoenda kinyume na katiba. Hiyo inaleta picha mbovu na taswila ya ya ajabu kwa jamii inayomzunguka hama taasisi anayoiongoza. Hiyo inaeza kampelekea yeye kukosa uaminifu. Vile vile inaeza kampelekea yeye kuwa mtu ambaye hadhamini katiba na sheia ziizo wekwa kwa ajili ya yeye kuzifuata katika kuwa ongoza watu. Kingine kiongozi mzuri ni ule kiongozi anayejali sana maendeleo ya anacho kiongoza. Kama ni nchi, kiongozi ajali kwanza maendeo ya nchi, ndiyo maendeleo yake ya fuwate. Au kama ni taasisi, ajali kwanza maendeo ya taasisi, ndiyo mandeo yake ya fuwate. Kiongozi akiwa na mwenendo huo, atakuwa ni kiongozi bora. Kwa sababu, unapo jali watu, ama taasisi, ama kitu unacho kiongoza. Kuwa bora sababu, wote mtaenda mbele, wote mtasonga mbele, wote mtaendelea. Wewe na taasisi unayoiongoza pia itaendelea. Kwa mfano, kiongozi anawaongoza watu na tatizo likatokea. Katika tatizo hilo asijitenge nalo. Inabidi asimame mbele na awatangazie na awaelezee watu ya kwamba. Tatizo limetokea. Tatizo sio la kwenu tu. Yeye ndo awe kipa umbele na awe mstali wa mbele kuelewesha watu kwamba tatizo limetokea. Na tatizo huenda alie risababisha sio yeye lakini atasema nikosalangu pia. Kwa hi tunafanyaje au tufanye nini ili mambo ya weze kuenda vizuri. Asije akaona kama yeye ni kiongozi. Basikosa sio lake na hajahusika kwa namna yoyote. Na aka watupia lawama wale anawaongoza. Hiyo itampunguzia yeye heshima, itampunguzia uaminifu na uwazi. Watu watajitenga naye, watu watamkwepa, watu watamuona kama tishio watu watamuona kama tatizo kingine kiongozi bora ni kiongozi ambaye anapenda maendeleo na mafanikio ya kila mtu. Kwenye taasisi au jamii anayo iongoza kama kiongozi bora ni vyema ni vyema akawa na msimamo ambao unaweza. Naweza nikasema ya kwamba kiongozi bora vile vile pia ni yule anayejali maslahi ya taifa, jamii au taasisi anayo iongoza kuliko maslahi yake yeye. Hii itamsaidia sana. Viongozi wa taasisi hii itawasaidia sana. Na itawainua. Nakuwa viongozi bora asanti.

Kuhusu kupenda radio ama kupenda kusikiliza vipindi vya redio, napenda kusikiliza vipindo vya redio kwa baadhi ya muda. Sio nyakati zote kwa sababu kuna baadhi ya vipindi mimi navipenda na kuna baadhi si vipendi kwa iyo ambavyo sivipendi huwa siviskilizi. Na vile vipindi ninavyovipenda na kuvihitaji huwa navitafuta navifuatilia naviskiza. Kwa hiyo kuhusu redio, naeza nikasema kwamba napenda kusikiliza kwa sababu kuna baadhi ya vipindi ambavyo mimi kama mimi huaaga navipenda na huwa nanavisikiliza na hua navipa muda. Hivo tu inaonesha kwamba katika kuvipa muda ni kuthamini na vile vile pia kutambua uwempo wa redio hizo na kuvisikiliza. Sababu inayonifanya mimi nipendi baadhi ya vipindi na kuvisikiliza kwenye redio ni kwamba kuna baadhi ya vipindi vinaelimisha, kuna baadhi ya vipindi vinaburudisha na kuna baadhi ya vipindi vinachangamsha. Kwa mfano, vipindi ambabu vinahusisha na kuuliza maswali. Unapigia simu live kwenda kwenye radio. Au kwa mtu ambaye anahost redio katika kipindi hicho. Mnawasiliana. Kama una maswali. Labda kama una maoni. Labda kama ni kitu labda mna pigia kura. Au labda kama kuna kitu mmekipenda na ametoa Chance Awe ametoa nafasi ya watu kutoa machaguo yao. Labda kama ni muziki. Kama ni mtu mnampigia kura. Lazima kipindi hicho utakifuatilia. Ili uweze kujua, kinachoendelea. Na uweze kupata taarifa kamili. Vipindi vingine vya radio ninavyovipenda. Ni vipindi vya taarifa ya habari. Kwa sababu kuna muda ambapo unakuta umechoka kuangalia tv, umekaa na sim, unawasha redio pembeni, unakua unasikiliza, vipindi vya habari, unapata habari, sana sana ni habari za papo hapo, hapa, na pale ama habari za hivi punde. Ambazo zinaweza ikawa ni habari ambazo zimetokea muda huo huo na ni habari muhimu. Kila mtanzania au kila mtu katika jami husika. Anastahili kuitambua na kuipata taarifa hiyo. Vile vile pia kusikiliza redio kuna faida na hasara zake. Zifuatazo ni faida za kusikiliza redio. Au za mtu anayependa kusikiliza redio mtu anayependa kusikiliza redio. Anapata taarifa kwa muda husika. Sababu redio inapokuwa hewani ni inatoa direct au inatoa mahususi taarifa kwa muda mwafaka kutoka kwenye sehemu inayotoka kuenda kwa msikinizaji kwa hiyo msikilizaji anapata taarifa ya uhakika ya papo kwa hapo. Faida nyingine ya radio ni kwamba inaburudisha watu, inaelmisha jamii na inafunza pia. Sababu kuna baadhi ya watu wanafundishwa kupitia redio na wanaelimika na wanaelewa kinachowazunguka. Ila hasara moja wapo ya redio au hasara baada za redio. Ni kwamba redio ikisha toa tarifa haina mda wakurudia kwa hiyo inahitajika mtu awe na umakini wa ziada au umakini dhabiti ambao utamsabisha yeye aweze kusikiliza redio kwa umakini zaidi. Ili asije akapitwa na neno hata moja. Utakapopitwa na neno ata moja kwenye redio umeshaikosa hiyo, hairudiwi tena hasara nyingine ya redio redio inabidi utembee nayo. Na uende sehemu ambapo mawimbi ya nashika. Kuna baadhi ya sehemu mawimbi ya redio hayakamati. Kwayo mtu anapenda kusikiza redio. Akienda sehemu kama hizo hapati taarifa. Hapati huduma. Inakua ni kama changamoto. Kwayo hayo ndo maoni yangu. Kuhusu mapenzi ama kupenda kusikiza redio, asante.

Kumbukumbu za warimu kutoka shuleni ninazo nyingi sana hasa hasa katika kila atua ya elimu yangu. Tukianza na elimu ya msinki kwanzia dasala kwanza paka dasala saba na mkumbuka mwalimu wangu wa isabati. Mwalimu yule alikuwa ni injinia kwa hiyo alikuwa ameshaajiliwa lakini akapata wito wa kuja kutufundisha sisi hisabati. Alikuja akakubali kutufundisha na alitufundisha kwa ustadi wa hali ya juu na hakutufundisha tu hisabati. Japokuwa alitufundisha na mtazamo na hali halisi ya maisha. Kipindi tuko darasa la saba nakumbuka alishawahi kutufundisha mwenendo mzuri na maisha mazuri kwa mtu anayefanya wema. Hilo funzo ama fundisho alilotupa limenifundisha na likanielewesha na limekaa akilini mwangu kwa muda mrefu mpaka sasa hivi. Vile vile mwalimu huyo alitufundisha namna ya kutumia kompyuta na ndiyo maraa yangu ya kwanza mimi kutumia kompyuta na kuanza kufanya kazi kwenye kompyuta alitufundisha kwa hiari bila kulipwa kutumia kompyuta mpaka tukawa watu wazuri kwenye kutumia kompyuta na vile vile pia akatufundisha na vitu vingine maisha ya kawaida tu na akatufundisha namna ya kufanya kazi kwenye kompyuta kuandika vitu kutumia vitu, kwa hiyo huyo ndio mwalimu mpendwa na mwalimu ninayemkumbuka kutoka shule ya msingi. Nilipofika elimu ya sekondari kuna mwalimu mmoja ambaye yeye alikuwa ni mwalimu wangu wa bioloji. Mwalimu huyo aliweza kutufundisha vizuri kiasi kwamba tulikuwa tunamkumbuka. Hata kwenye mitihani, unafanya mitihani unakumbuka kabisa mwalimu wangu alisema kitu fulani. Kwa namna hivo kwani alitufundisha kwa uweledi na ustadi wa hali ya juu. Mwalimu yule alitufundisha vitu vingi ambavo tulivitumia, mpaka leo tunavitumia na tunaendelea kumshukuru na tutaendelea kuvitumia katika elimu yangu ya juu elimu ya advance inamaanisha mwalimu ambaye namkumbuka sana ni mwalimu ambaye alikuwa ni mku wa shule mwalimu yule aliyetufunza na yeye ndo aliyeweza kutuandaa sisi kwenda chuo kikuu. Mwalimu yule aliamua kutufundisha kisaikolojia madhara na faida ya kufaulu vyema kwenye mitihani mwalimu huyo nakumbuka alishawahi kutufundisha namna ya kufaulu mtihani wa taifa bila kuibia wala bila kumtegemea jirani yako kama msaada wenye mtihani huo na alitufundisha namna ya kujiamini na kujitegemea. Mwalimu yule namkumbuka sana kwa sababu mafunzo yake mengi nayatumia kwenye maisha ya kawaida. Na mwalimu yule ndio mwalimu wangu nayemkumbuka zaidi kuliko walimu wote niliowataja hapo. Kwa sababu alinifundisha mtazamo ambao nautumia mpaka leo na ndo mwongozo wangu mpaka sasa hivi na ndo umenisaidia mimi kufika hapa. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba kuna baadhi ya walimu kwenye mashule wanakumbukwa kwa matendo maovu na matendo mabaya. Kwa hiyo wanafunzi wengi inabidi wakumbuke walimu wao kwa matendo mema. Na sio kwa matendo mabaya asanteni.

Mahala pa kihistoria ni napopenda kupatembelea ni misri. Na sababu ilio nifanya mimi kupenda zaidi kupatembelea misri ni historia inayopatikana kwenye dini na kwenye vitabu vyake. Misri ina mchango mkubwa sana kwenye historia ya dini. Na sio tu historia ya dini bali pia kwenye historia ya teknolojia. Misri kiteknolojia ilikuwa vyema zaidi miaka ya zamani. Kuna baadhi ya vitu vili anzishwa pale. Ambavyo vinatumika zaidi. Teknolojia walio tumia kutengeneza pyramids ni teknolojia ambayo paka leo haifahamiki. Kwa mimi inaniwia vishawishi na inanitamanisha kutembelea pale ili nieze kuona jee kwa nini teknolojia hiyo isifahamike ni nini kikuu ambacho kina ipelekea technologia hii ya kuwa ni technologia ya kipekee ambayo inasababisha vitu vinavyo endelea au vitu vilivyo endelea visiweze kufahamika na kugundulika mpaka leo. Sababu nyingine ambayo imenifanya mimi kuichagua misri na kupenda kuitembelea kama sehemu pa kihistoria ni uwepo wa hizo pyramids ambazo pyramids zinaonekana kuwa na miaka mingi hata kabla ya ukoloni hata kabla ya vitu vingi. Kwa hio pale kuna teknolojia ambayo imepotea au imepotezwa kwa muda wa miaka mingi sana iliyopita teknolojia hiyo ili watu waweze kuigundua ili watu waweze kujua ilikokuwa inaenda. Ni vyema mtu akatembelea pale na akaweza kugundua na kuona kilicho endelea pale. Hivyo basi nipende kueza kuwashauri watu kwamba sehemu za historia ni nyingi sana. Kila sehemu inafaida, inahasara zake na ina namna ya mtu kufika kuna baadhi ya sehemu ni ngumu na hairuhusiwi mtu yeyote kufika kisheria kabisa, kwa hio sehemu hizo ni vyema usiende kwa sababu ukienda itakuwa ni tatizo na unaweza ukazua shida ambayo itakuwa kubwa kwako wewe na kwa walio kupeleka ila kwa sababu seheme ziko nyingi za kihistoria na ambazo watu wanaeza wakazi tembelea ningeomba sana watu waweze kufanya utafu, kutafuta vitu ambavyo vingeweza kuirudisha historia na kutunza historia yao. Baadhi ya watu wanaanza kuipoteza historia yao kwa kuipotosha, kwa kuharibu vitu ambavyo vina tunza na vinabeba historia yao. Kufanya vitu ambavyo vitaipoteza historia yao kwa vizazi vinavokuja. Hivo ningependa kuwashauri watu kutunza historia, kutunza kumbu kumbu ili vizazi vijavyo viweze kuwa na historia, viweze kuwa na kumbu kumbu ya yaliopita ili kuweza kujua ya jayo. Na vile vile pia kutunza historia inasaidia sana kujua kinachoendelea, inasaidia sana kujua mwenendo mzima wa jamii au watu wa eneo flani au mwenendo wa taasisi, bila historia huwezi ukajua unatoka wapi, unaenda wapi. Kuwa ningependa kushauli watu kueza kutunza na kudhamini historia halisi bila kuichakachua bila kupunguza wala kuongeza jambo ili kueza kubeba dhamani ya kumbukumbo tulizo wachiwa kwa mfano, dini imebebwa sana na historia kwa hio endapo historia ya dini itavurugwa kupunguzwa ama kuongezwa, dhamani ya dini inapungua, uhalisia wa jambo unapungua na inapelekea watu kufanya vitu ambavyo havipo na kuamini imani potovu, kwa hio ningependa kuwa shauri watu kutunza na kuthamini historia asante.

Kuhusu mapenzi yangu kwa mbwa au kwa paka mapenzi yangu mengi yanaenda kwa wote paka na mbwa. Lakini napendelea sana mbwa kwa sababu zifuatazo. Mbwa ni mnyama mwenye hisia kali sana na mwenye mapenzi kwa mmiliki wake. Hivo nampelekea mbwa kuwa mwaminifu, mbwa kuwa mtiifu na kuwa mwenye muda mwingi sana kwa mmiliki wake kuliko hata kazi zake nyingine. Mbwa yuko tayari kumlinda mmiliki au mwenye mbwa kwa namna yoyote ile. Hata kama itampelekea yeye kuhudhurika mbwa ana jali sana mmiliki waki. Mbwa anamthamini sana mmiliki wake. Kingine kama sababu ya mimi kumpenda mbwa kuliko paka, mbwa anafundishika. Mbwa unaeza ukampa jina na akalielewa na ukimwita anatambua kwamba wewe umemwita yeye. Atakuja kwa sababu umemwita. Na uki mheshimu mbwa na uka mfundisha namna ya kuheshimu pia anakutii na anaelewa ilibidi pia mbwa anawinda mbwa unaeza ukaenda kananaye kwenye mawindo na haka kusaidia kuwinda na mkafanikisha jambo lenu katika mawindo hayo. Kama ni jangwani, kama ni porini, kama ni ndani ya msitu mbwa anasaidia kuwinda. Sababu nyingine iliyo nifanya mimi kumpenda zaidi mmbwa ni ulinzi. Mbwa anaeza kakaa gateni, akawa mlinzi na akakusaidia na akatoa ishara pale anapo ona ama kuhisi kama kuna hatari yoyote inayo kuja ama ambayo ipo tayari ndani ya eneo lako. Tofauti na ulinzi tu wa hatari inayokuja hata hisia pia mbwa ana hisia ambazo ni za kusaidia. Anaweza akahisi tetemeko na akakutaarifu. Anaweza akahisi kama kuna mnyama mkali na akakutaarifu kwa kubweka. Hawezi kuongea lakini atabweka kwa ishara na kukuonyesha kwamba kuna namna ambayo siyo ya kawaida. Mbwa wewe kama miliki wa mbwa ni mara nyingi sana unaweza ukagundua kwamba huyu mbwa ananipa ishara ambayo si ya kawaida. Kwa hivyo ni bora nisikilize. Vile vile pia mbwa ana hisia na mmiliki wake. Mbwa unapokuwa na huzuni naye anaeza akawa na huzun. Unapokuwa na furaha naye pia anaeza akawa na furaha kutokana na wewe ulivyo, sababu nyingine inayonifanya nipende mbwa. Mbwa unaeza ukacheza naye. Mbwa kama mmekaa mnatulia mnaeza mkacheza kama ni mpira mnaeza mkawa mnakimbizana, na kukimbizana na wewe bila kukudhuru na vile vile pia mbwa unaeza ukampa mipaka na asiivuke akafahamu kabisa kwamba hapa ndio mwisho wangu. Hapa ndio mwanzo wangu. Kwa hivyo mtaishi naye vizuri, kuhusu paka. Paka ni mnyama mzuri pia. Paka anasaidia kuwinda wadudu wadogo wadogo na wadudu wahatarishi kama panya. Lakini paka simpendi sana kama mbwa. Kwa sababu paka ulinzi wake ni mdogo sana. Paka mawasiliano yake ni madogo sana kwake yeye na kwa mmiriki na vile vile paka ana hisia kali lakini kukutaarifu ni ngumu. Kwa mbwa naeza nikasama intelijensia ya mbwa iko juu kuzidi ya paka na hiyo ndio inaeza kuwa sababu yangu kubwa ya mimi kumpenda zaidi mbwa kuliko paka. Vile vile pia mbwa anaweza akauzika na akanunulika na mbwa anazoea. Japokuwa paka pia anaeza akauzika na kununulika. Lakini paka akisha shiba kuna muda kama anajitenga na sikolojia ama kwa sayansi watafiti wanaonyesha kwamba mbwa ana utii na anathamini sana watu. Ila paka ni mwindaji by nature. Kwa hiyo kuna muda anaeza akamdhuru mtu au anaeza akajiona kama ye ndiye anayemlinda mtu wa au yeye ndiye anaye mjali mtu kuliko mbwa. Kwa hiyo mimi napenda mbwa kuliko paka. Japokuwa vyote vinasaidia.

Kuhusu kuamka na jua ama kulala mapema kwangu mimi imekaa kama ifuatavyo. Napenda sana kuchelewa kulala kwa sababu kuna kazi lazima nifanye kabla sija lala. Kuna mambo lazima nipange kabla sija lala. Na kuna shughuli nyingi lazima nifanye kabla sija lala. Kwa hiyo kulala kwangu ni swala la kupumzika. Sio swala nalolipenda lakini inabidi ni pumzike kwa lazima nilale. Kuna kazi nafanya usiku kabla sija lala. Kwa hiyo ina nipelekea mimi kuchelewa kulala. Ama kuto kulala mapema. Na kuhusu kuamka na jua huwa nawai pia kuamka. Kabla ya jua sio vyema kuamka. Baada ya jua kwa sababu mimi ni mwislamu. Lazima ni amke ni swali. Lazima ni amke nijiandae ni swali. Kwa hiyo na amkaga saa kumi na moja. Nakua nimesha amka. Najianda na swali ni kisha maliza kuswali. Na fanya kama ni mazoezi. Na jianda nafanya kazi nyingine. Kabla ya jua. Kwa hiyo sipendi kulala, mapema na sipendi kuamka kabla ya jua. Hii ina nipelekea mimi kuwana afya njema, kuwana fikra njema. Kufocus katika kazi na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Hii ina niongezea mimi muda kwa kufanya kazi. Nikiwa na akili timamu, nikiwa na uelewa mkubwa. Na nikiwa vizuri kiafya vile vile pia kulala kuna masaa yake kidaktari zaidi ni masaa sita saba mpaka nane hapo ni kiafya lakini kuna baadhi ya watu wanalala sana masaa mpaka kumi, kumi na tano ambapo sio mbaya, lakini kwa mtu anaye fanya kazi na anaitaji maendeleo ni vyema, akapunguza muda wa kulala, kama anaitajika, ile aeze kufanya kazi, na kufanya maendeleo yake, na ya jamii inayo mzunguka. Vilevile pia kuamka baada ya jua kuchomoza ni dalili ya uzembe ni ishara ya kwamba wewe ni mzembe ila itakuwa mzembe kuamka baada ya jua endapo uta amka kwa siku za kazi lakini kwa siku za mapumziko kama siku za wikendi ata kama ukiamka baada ya jua utakuwa ndani ya muda tu bado kwa sababu ni siku ya za kupumzika japo kuwa kwangu mimi sipendi kuamka baada ya jua kwa sababu mwili usha zoea kuamka kabla ya jua kwa hiyo huwaga si amki baada ya jua na amka kabla ya jua ila kwa siku za wikendi mtu wakiamka baada ya jua. Sio kitu kibaya ila siku za kazi mtu wakiamka baada ya jua. Hapo anapoteza muda na hafanyi kazi kwa wakati. Muda hathamini wakati. Inabidi mtu amke baada ya yeye kuona hapa. Muda huu nafani fanye kazi flani na watu wengi kazi zao ni kabla ya jua. Inabidi awe ame amka na kujianda na kuianda kazi vilevile pia kulala mapema kwangu mimi naona hilo ni swala mbalo tunabidu tuwa achie watoto wadogo. Wale watoto wenye miaka mitano, minne, mtoto ambaye hajui anachofanya, ana amka, nakula, tu nakukaa, nakucheza ila kwa mtu yeyote anajitambua, mtu yeyote mwenye majukumu inabidi asiwai kulala. Kwa sababu pale kuna kazi, kuna majukumu ya kufanya ila itambidi mtu awai kulala kama ana ugonjwa, amechoka sana, hajisiki vyema, inabidi awai kulala mapema ili aweze kuirudisha na kuimarisha afya yake sababu akijizidisha tena, akichelewa kulala na bado anaumwa hatokuwa na afya njema na itampelekea yeye kupoteza muda mwingine sana kufanya kazi nyingine. Akiwa hospitali, kuliko kufanya kazi za kujenga na kuimarisha uchumi wake. Kuundwa mtazamo wangu kunihusu mimi juu ya kuamka na jua au kulala mapema Asanteni.

Kuhusu kujaribu teknolojia mpya ni jambo ambalo ni njema na nalipenda. Na mimi kama mtu wa teknolojia, teknolojia mpya kwangu inamaanisha ushindi, inamaanisha maendeleo, inamanisha kitu chema. A. Hivyo mimi napenda sana kufanya teknolojia ama kujaribu teknolojia mpia. Katika kujaribu teknolojia mpya, inaweza ikawa kutumia teknolojia ambayo ni mpya, ambayo ndo inetambulishwa wakati huo, ama kujaribu kabla teknolojia haijawekwa wazi na kutumika na watu wote. Swala hilo, nalipenda kwa sababu ni mambo ambayo nayafanyia kazi na kila siku naishi nayo. Na kwa dunia hii ya sasa teknolojia ndo kila kitu. Kazi zote zinaelekea kufanywa na teknolojia na teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Kwa mtu yoyote ambaye hatokuenda na teknolojia ataachwa nyuma, mana yake atakuwa mbali zaidi kufikia matarajio yaki. Kwa mfano, kuna kampuni moja ya simu inaitwa Nokia. Nokia wakati teknolojia inahama kutoka kwenye simu za batani na kutumia simu za kioo ama smartphone, hizo ni simu janja zinaitwa. Wenzake wakati wanahama kutoka kwenye simu za zamani kwenye simu janja, kampuni ya nokia enyewe iliona kwamba ina mauzo mazuri na ina wateja wengi sana kwenye simu zao kwa hiyo ikaamini kuwa wateja wanathamini sana bidhaa zao kuliko teknolojia. Lakini walikuwa wamekosea, teknolojia inavyokuja mpya ni vyema ukaichukua na ukaitumia na ukaijaribu. Ikiwa njema, lazima uendane nayo ili kuwa sawa na teknolojia usika. Kitendo hicho kiliwafanya Nokia, waweze kuwa nyuma kiteknolojia, hata kimauzo pia. Baada teknolojia simu janja kukua, kila mteja akawa anaitaji simu janja. Si janja, na kwa sababu wao walikua nyuma, kampuni nyinginye zilikuwa tayari, zimeshapiga hatua kadhaa mbele. Hivo basi Nokia aliachwa nyuma na kudhofika kiuchumi na kampuni pia ilishuka kimauzo na dhamani ya kampuni ikashuka somo hilo mimi limenifundisha sana kwamba teknolojia mdo kila kitu. Haijalishi una bidhaa bora kiasi gani. Kama bidhaa hizo zitaipuzia teknolojia na kuwa nyuma teknolojia. Itafika muda utakuwa nje ya muda. Na watu atazipuzia bidhaa zako hata kama nibora. Na kufuata bidhaa zinazofuata teknolojia kwa sababu teknolojia ndio kila kitu. Lakini vile vile pia teknolojia mpya zina faida na hasara zake. Kwa mfano akili mnembe ama AI. Hii faida zake ni kwamba unatumia gharama ndogo kwenye kufanya mambo na kukamilisha jambo. Lakini vile vile pia unatumia watu wachache au hakuna watu kabisa utakotumia manake gharama zitakuwa nazo pia ni ndogo. Vile vile pia akili mnembe ama AI inafanya kazi kwa ufasaha zaidi kuliko binadamu kwa baadhi ya kazi. Na inaeza ikafanya kazi kwa muda mrefu na kazi nyingi kuliko binadamu. Lakini hasara za akili mnembe ama AI inachukua ajira za watu na kuwanyima watu ajira. Watu wengi watakosa ajira kwa sababu watu wengi wanategemea AI na makampuni mengi yameshaanza kuhama manake teknolojia inakohamia ndo na wenyewe wanakohamia kwa sababu ni vyema uhamie teknolojia mpya. Kuliko kubaki katika teknolojia zamani ambayo itakukosesha vitu vingi. Baada ya kusema hayo nipende kusema kwamba teknolojia ni jambo njema. Na nawashauri watu wengi kujaribu na kuhamia kwenye teknolojia mpya ili waweze kuenda na muda. Wasije wakaachwa nyuma, na biashara zao, zikadhorora. Asante.

Kuhusu kutembea msituni, napenda kutembea msituni lakini kuna nyakati ambazo napenda ama kuna vitu vikifanyika napenda kutembea msituni na kuna vitu vikifanyika ya nifanya mimi nisipende kutembea msituni ziifuatazo ni sababu ambazo za nifanya mimi nisipende kutembea msituni ama nipende kutembea msituni na vilevile pia ni sababu ambazo za nifanya mimi nisipende kutembea msituni. Tuanze na sababu zinazo nifanya mimi nipende kutembea msituni sababu ya kwanza ni msitu ambao hauna wanyama wakali sana. Msitu ambo hauna wanyama wakali unanivutia mimi kutembea. Kwa sababu ninaamini na ninauwakika wa usalama mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari yangu msituni na vilevile pia wanyama wasipopatikana wanyama wakali msituni nakua na amani na uhuru hata katika nafsi hata katika akili kuliko kutembea kwenye msitu wenye wanyama wakali msitu wenyewanyama wakali mtu anakuwa na hofu, mashaka, anazastembe kwa amani, anazastembe kwa raa, kwa hiyo mimi sipendi sana kutembea mstuni, kama msitu huo utakua unawanyama wakali lakini napenda kutembea mstuni, kama mstitu huo utakua unawanyama wazuri, wanyama mbo sio tishio kwangu, wanyama mbo hawana madara makubwa kwenye afya yangu na kwangu pia. Vili vili pia napenda sana kutembea msituni kama tukia wengi. Kutembea peke yangu sipendi msituni kwa sababu unafu kuwa peke yako msituni. Kumbuka msitu ni semi ya kuishi wa nyama. Na unavyo kuwa peke yako utakapo patashida ni ngumu sana kuwasiliana na mnyama wewe kama binadamu ili aweze kusaidia kwa hivo utakapo pata shida ukiwa peke yako. Itabidi uisolvu au itatue peke yako ambao kuna mda inakua ningumu. Ila mnapokuwa wengi hata ukipata shida au mwenzako akipata shida, mnaweza mkaitatua na mkamsaidia kwa haraka. Kwa mfano, mna kuwa mstuni pekeyako, nyoka amekungata au nyoka amekugonga. Kwa mtu akiwa pekeyake ningumu sana kujisaidia kama hatakuwa amezidiwa sana na hio itahatarisha maisha yake. Lakini kama mkiwa wengi na mmoja katiyenu wa mengatwa au awe megongwa na nyoka mtaweza kumpa matibabu ama msaada wa haraka zaidi ambapo kuokoa maisha yake ni swala dogo sana kama mkiwa wengi. Vile vile pia kutembea mstuni na penda kutembea misitu ambayo inamiti yenye matunda ya binadamu. Na manisha kwamba napenda kutembea kwenye misitu ambayo matunda yake ni chakula cha binadamu. Hivyo inaniwezesha mimi kuweza kupata chakula au kufraia matundahayo na nikiweza kufraia msitu au asili ya dunia. Vile vile pia napenda sana kutembea kwenye msitu ambao unavutia msitu ambao labda unambuga na vile vile unavutu ambao vina nifanya mimi nifarijike na kuburudika kwa mfano unatembea kwenye msitu ambao unanyani ambao hawana madhara kwa hiyo hiyo napenda kutembea mstuni. Kwa hio niweze kusema atuna na kumarizia kwa kusema kwamba kutembea mstuni ni kitu kizuri mkiwa wengi. Ila ukiwa peke yako usipende sana kutembea mstuni. Sababu utakapo pata shida na uko peke yako. Hakuna mtu wa kusaidia, hakuna mtu kutatulia shida. Ningumu sana kutatua shida ukiwa peke yako hasaa shida ya mstuni. Na vile vile pia watu wapende kutembea kwa makundi. Watabadisha na mawazo, safari haito kwa mlefu sana. Na mtafurahia. Na mara nyingi sehemuza kutembea ni sehemu mbazo hauzi fahamu. Kwa ya bidiuwe na mtu wakukuongoza ili usije uwakapotea. Kwa maana misitu mingi inaumbali mlefu. Na watuwengi hupotea. Kwa hayo hayo ndiomaoni yangu. Ju ya kutembea mstuni asanteni.

Kuhusu kueka picha zangu mtandaoni, sipendi sana kuweka picha mtandaoni, kwa sababu zifuatazo. Nahisi sina amani, nahisi sina uhuru, picha zangu zinavokuwa nyingi mtandaoni. Vile vile pia kuna mambo ambayo watu wengi huwaga wanafanya. Mtu anaeza kachukua picha yako, akaitumia kwenye sehemu ambayo wewe hauhitaji. Mtu anaeza kaona picha yako, sehemu, akaichukua, akaenda akaeka sehemu nyingine. Ikawa picha ya ajabu, ikakuleteta taswira mbovu kwenye jamii. Ama unaza kuweka picha, ambayo wakati unaiweka, inakua ni picha ya kawaida. Lakini baadae, wachambuzi wanakuja, wanaichambua. Inakuja kuzua tafrani, gumzo mtaani. Kwa hiyo kuna picha, ambazo sipendi kuziweka mtandaoni. Kiufupi sipendi sana kuweka picha mtandaoni. Na ijapokuwa naweka picha mtandaoni sababu kuna baadhi ya kazi, ni lazima uweke picha mtandaoni labda picha kwa sababu ya profili ambao picha hiyo itakuonyesha wewe na picha hio itaweza kuwatambulisha watu kwamba wewe ni nani. Na baadhi ya picha napenda kuziweka pia kwenye majukwa yangu mimi ya kijamii kama Facebook, Instagram. Kuna picha nazoziweka ambazo ni picha chache. Na hazina gumzo, hazina taharuki. Ila siwekagi picha nyingi mtandaoni ijapokuwa sipendi sana kuweka picha zangu mtandaoni. Kwa sababu hiyo. Kingine kuna baadhi ya watu, kazi yao wao ni kutafuta tu picha za watu na kuzitumia kwenye mambo mabaya. Kwa mtu anaeza kachukua picha yako kwa mfano, anachukua picha yako na picha ya mdada ambaye tu ana muonekano mzuri na unakuta mda huo huyo mdada hahusiki na hizo biashara ila kwa sababu picha yake anaweka mtandaoni na ni picha mzuri wanaichukua wanaiweka kwenye biashara kama ivo kwa mtazamo wake una unaonekana kuwa hasi mbele za watu wanaomjua. Na baadhi ya watu wanaokufatilia vitu kama hivyo. Kwaivo sipendi sana kuweka picha mtandaoni. Japokuwa naweka. Lile jina ni chache sana na hata ukizitafuta ni chache. Sababu naweka picha za msingi na picha zenye maana tu kwa muda ambao nahitaji kueka. Sipendi kueka mara kwa mara. Kwaivo ninavowashauri watu kuhusu kuweka picha mtandaoni. Inabidi aweke picha ambazo zina maonyesho ambayo hayana taswira yoyote kwa jamii. Taswira ambayo sio taswira sayi. Taswira hasi inabidi watu waweke maonyesho ama picha zao. Zenye taswira chanya kwa jamii. Picha ambazo hazitoleta taharuki. Picha ambazo hazitagawanya watu. Picha ambazo hazitakuvua utu. Mfano mtu aweke picha zao za kazi. Picha zao wakiwa kwenye kazi zao. Picha zao wakiwa wamvaa vizuri wamependeza. Watu wasiweke picha zao tupu mtandaoni watu wasiweke picha zao za uchi mtandaoni watu wasiweke picha ambazo zitazua gumzo kuonekana watu ambao sio kioo cha jamii ikuwe picha hizo zitawashusha thamani mtandaoni. Na kwenye jamii kwa ujumla. Kwaivo nipende kushauri watu ya kwamba wanavokuwa wanaeka picha mtandaoni. Waweze kujaribu kuangalia. Taswira ya jamii. Jamii yenyewe ikoje jamii wataichukuliaje picha hiyo ndiyo hawaweki picha mtandaoni wasijeweka picha mtandaoni ambazo picha izo zikaja kuwa gumzo zikaleta taharuki zikashusha vyeo ndele za watu na thamani yao ikashuka mbele za watu asanteni.

Kuhusu matumizi ya plastiki kwa nchi ya Tanzania, Kupunguza matumizi ya plastiki nchini, limekuwa ni jambo lenye msisitizo sana. Kiasi kwamba kuna mifuko ya plastiki, imepigwa marufuku kabisa nchini. Na watu hatuitumii wala haitengenezwi tena nchini. Maamuzi hayo yamepelekea plastiki kupunguzwa na kupungua matumizi yake. Hiyo ni kwa nchi. Kwangu mimi, kama mwananchi mzalendo, mwananchi mwenye elimu ya mazingira, raia ninayejali na kuitunza mazingira yetu. Maamuzi niliyochukua katika matumizi ama kupunguza matumizi ya plastiki ni zifuatazo. Nimepunguza kutumia plastiki bila sababu za msingi. Kuna vitu vya plastiki ambazo mtu, unatumia tu bila sababu za msingi. Mfano, mifuko ya plastiki ambayo imepigwa marufuku na wewe unaenda kuinunua kinyume na taratibu na kuitumia kwenye matumizi yako ya kawaida kwangu mimi hilo swala nimelivalia viatu na nimetokomeza kutumia plastiki na kutumia mifuko ya plastiki bila sababu za msingi. Hivyo basi, maamuzi yangu hayo yamepunguza matumizi ya plastiki kwenye maisha yangu. Kitu kingine pia upungufu wa matumizi ya plastiki ni kuweza kuzitumia zile plastiki na kuzirudisha tena ili ziende zikatengeneze vitu vingine kwa kiingereza inaitwa recycle. Plastiki hizo zikishakamilika ama zikishatumika. Unazirudisha tena ili ziende zikachakatwe zitengenezee kitu kingine. Maamuzi hayo nilioyafanya. Hayafanyi mimi nipunguze kutumia hiyo plastiki ya namna hiyo ambayo inaweza ikatumika. Ni inapelekea kupunguza uchafuzi wa mazingira kwa taka za plastiki ambao plastiki hiyo ikishatumika ama mimi nikishaitumia. Naiokota ama naichukua inafanyiwa mchakato upya. Inatengeneza chombo kingine ama bidhaa nyingine ya plastiki ambayo inapelekea kutunza mazingira. Na kuna baadhi ya sehemu nimeona wanunua plastiki. Hivyo inapelekea kutunza mazingira kwa mfano. Kilo ya plastiki kwa hapa nchini. Ni mia sita mpaka mia saba. Baadhi ya watu wanazinunua hizo plastiki. Kwa watu wanaopenda mazingira yao wanaziokota plastiki. Wanazikusanya plastiki. Na wanazitunza. Wanawapelekea wale watu wanawauzia kilo mia saba. Unapata faida baada ya kutunza mazingira yako. Kwa hio mimi pia kuwa nafanya hivyo. Naokota. Kama zipo za kutosha naenda naziuza. Napata faida huku nikiyatunza mazingira yangu. Hivyo basi nipende kuwashauri watu kuhusu matumizi ya plastiki na mazingira. Mazingira yetu ni mazingira inabidi tuyatunze kwa mfano vianzo vya maji. Katika taka zinazochafua vianzo vya maji ni taka za plastiki. Kwa sababu ni ngumu sana kuoza. Hivyo basi, tuepuke kutupa taka za plastiki kwenye vianzo vya maji. Kwa sababu zile ni ngumu kuoza. Zinachafua maji, zinaathiri maji zinauwa na zinapunguza wanyama ndani ya maji. Kwa kuwa mtu yote anayependa mazingira yake ni bora atokomeze ama ahifadhi vyema taka zake za plastiki na kuzichakata upya kuliko kuzitupa. Na vile vile pia kuzichoma ni hatari kwa afya kuchoma plastiki. Kwa sababu moshi wake unapelekea kansa ya mapafu na magonjwa mengine. Hivo kuliko kuchoma taka za plastiki ni bora ukazichukua zikachakata upya. Na kutengeneza bidhaa ambayo itatumika kwa manufaa ya wote ama manufaa ya kampuni hayo ndiyo maoni yangu, asanteni.

Kuhusu ufuwaji wangu wa nguo kwa wiki mimi kama kijana ambaye bado anapambana na sina mwanamke na sina mashine ya kufulia nafua nguo mara moja tu kwa wiki. Wakati ninapo fua nguo kwa wiki ni wakati wa wikendi. Yaani ni jumamosi ama jumapili inategemea na mbanano wa siku. Kama siku hiyo nitakuwa nimebayana sana nitafua jumapili. Kama jumamosi jibana sana nitafua jumamosi. Ila jumamosi na jumapili ndizo siku zangu za kufua. Na ninafua mara moja tu kwa wiki. Kwa nini ninafua mara moja kwa wiki. Zifuatazo ni sababu zinazo nifanya mimi kufua mara moja tu kwa wiki. Nina nguo za kunitosha mimi wiki nzima. Wiki nzima nina nguo ambazo hata nikazivaa nguo safi. Ndani ya wiki na zaidi ya wiki lakini ile mlundikano wa nguo usije ukawa mwingi. Nimetenga siku moja ya wikendi ni kufua. Ili niweze kuzipunguza. Na niweze kujianda vyema. Kwa sababu wikendi ni siku yangu ya kupumzika. Na siku yangu ya usafi kwa usafi wangu wangu wa nguo naufanyaga wikendi. Kwa sababu nyingine inayo nifanya mimi kufua mara moja kwa wiki ambayo ni wikendi. Ni kubanana na kazi. Siku za wiki Jumatatu mpaka ijuma nanifanya mimi niwe busy. Niwe kazini. Na hivyo basi. Ni ngumu sana kuwacha kazi. Na kufua wakati kuna muda ambao unaeza ukapumzika na wakati wa kupumzika ukafua ambayo ni wikendi. Kwa hiyo naona ni sababu ambayo hunifanya mimi nieze kufua mara moja tu kwa wiki. Je, wenzangu wanafuaje? Kuna baadhi ya watu wanafua mara mbili kwa wiki kuna baadhi ya watu wanafua kila siku kwa mfano mama mwenye mtoto mtoto mwenye miezi chini ya miezi kumi na mbili lazima umbadishie nguo mara kwa mara kwa sababu atajisaidia kwenye nguo anahitaji usafi, uangalifu, hivyo basi wamama hawa wanafua mara kwa mara. Kwa siku wanaeza wakafua mara mbini, mara moja. Kuwa ni tofauti kidogo na watu ambao hatuna familia. Na tuo busy na kazi. Mwingine anayeweza akafua tofauti na hali ya kawaida ni mtu anayesimamia watoto. Labda mashuleni anayeusika, na nguo za watoto mashuleni anaeza akafua kwa wiki mara tatu kutoka na wingi wa nguo na mrundikano wa nguo chafu. Ili kueza kupunguza muda na nini anaeza akafua muda wowote. Vile vile pia kuna dharura zinazonifanya mimi nisifue mara moja kwa wiki nifue hata katikati ya wiki. Labda nguo inapochafuka na uchafu ambao inabidi utolewe haraka. Mfano uchafu wa maji nguo imechafuliwa kwa maji maji inabidi uifuliwe haraka. La sivo itaharibika, itavunda, itanuka, itatoa harufu mbaya. Kwa nguo yenye uchafu wa unyevunyevu ama uchafu wa maji. Ni vyema ikafuliwa mara moja na kwa haraka. Hii inapelekea msimamo na mwonekano wa usafi. Usije uka act huko mbele za watu kwa harufu mbaya na nguo isije ikaharibika. Kwa hivo ni vyema ukaifua mara moja. Lakini vile vile pia ningependa kuwashauri watu kwamba watenge muda wa kufua. Ili kupanga mambo yao vyema na vizuri. Kwa mfano ukajitengee siku za wikendi. Kwa sababu ni watu wengi wako free, watu wengi hawana kazi. Watu wengi wanapumzika. Kipindi hicho ndo mtu ukafua. Na ukajitaarisha kwa ajili ya kufanya kazi. Siku za wiki huu ndo mtazamo wangu juu ya kufua ijapokuwa mimi napenda sana kufua mara moja kwa wiki. Ila sio lazima nifue mara moja inapotokea dharura. Nitafua hata mda wowote. Haya ndo mauni yangu kuhusu kufua. Asanteni.

Mafanikio gani ni meyapata kazini? Mimi kama mfanya kazi binafsi ama mfanya kazi wa kazi binafsi inamaanisha ya kwamba kazi ninazo zifanya nimejiajili mwenyewe. Katika kazi hizo za kujiajili, nimepata mafanikio makubwa, ya0lo nisabisha mimi kuwa na maishi mazuri, na vile vile pia kujitegemea. Mafanikio ya kwanza, ndio unapata katika kazi ama kazini, ni kueza kumudu, maitaji yangu muhimu. Tunavyo fahamu kwamba watu wengi hawawezi kujiudumia maitaji yao muhimu. Kulala nimeweza kujenga nyumba, kupitia kazi manake kazi niliyofanya ama kazi ninayoifanya imeniingizia faida na faida hiyo imeweza kunifanya mimi kujenga nyumba ambayo ni sehemu yangu ya kuishi na makazi yangu. Pitia hiyo hiyo kazi imeweza kunipatia mafanikio ya kukutana na watu ambao tunafanya nao kazi nyingine na maanisha ya kwamba kazi yangu hii hii moja ndio niliyoanza nayo ilinifanya mimi nikapata kazi nyingine tatu za kufanya na watu ambayo zote zinafaida njema na faida nzuri. Namaanisha ya kwamba, kwa mfano unafanya kazi ya uwalimu unafundisha tu, wanafunzi kwa kozi zako we mwenyewe kato wa kufundisha fundisha, siku ukakutana na mwenzako anafundisha ila yeye anajukaa kubwa zaidi na akakuitaji we pia uwende pale kuna baazi ya vipindi umsaidie na mtalipwa ama mtalipana kutokana na mafanikio yatakayo patikana. Kwa hiyo inakuwa ni fulsa ndani ya fulsa. Hayo nakuwa ni mafanikio ambayo mtu unaongeza kipato ama unaongeza thamani yako kupitia kazi manake uko kazini unaongeza kipato. Mafanikio mengine niliyo yapata ni kujuana na watu na kuishi na watu vizuri. Kabla ya kupata kazi ama kabla ya kujiajiri, ilikuwa ni ngumu sana kukutana na mtu, kutengeneza marafiki, kuwa na uhusiano na watu, kwa sababu huna cha kuhusiana nao. Na kwa sasa hivi nina mafanikio, mafanikio hayo yameweza kuniletea mimii mausiano bora kati yangu mimi na wateja wangu. Mausiano haya hayaishii tu kwenye kazi yanaenda pia mpaka kwenye maisha ya kawaida. Tunaeza tuka juliana hali, mtu anapopata shida, unaeza ukatafutwa, watokaja kukusalimia, watokaja kutembelea. Na ndio hivo tunaishi kama ndugu, jamaa na marafiki, kututia yoyo kazi. Mafanikio mengini niliopata kupitia kazi ni maisha mazuri. Na kipato ni nimefungwa kazi nyingine nyingi kupitia kazi ambayo ilikuwa ni ya kwanza. Na ikanipatia ela na mtaji. Vile vile pia mafanikio mengine niliweza kupata nikiwa kazini ni kuweza kuthaminiwa mpaka na serekali na kupewa cheo kwenye baazi ya sekta namaanisha kwamba serikali imeweza kuona mchango wangu mkubwa kwenye jamii na hipo kuthamini ninacho kifanya na kunipatia jukumu na kushiriki kwenye mikutano ya kuendeleza jamii mikutano hii uwaga tunaifanya kwa mwaka mara mbili mwanzo wa mwaka na katikati ya mwaka hili kweza kuona mambo yanavoenda na mambo yanavoendelea na wapi tumekwama, tufanye nini, hii tuweze kufanya nini. Hii inanipelekea mimi kushauli na kushauliwa pia. Kazi imeweza kunipatia mimi, marafiki ambao ni marafiki wema na marafiki wazuri. Haya ni mafanikio ambayo ni ngumu mtu kuyaelewa. Kama hajai kupata marafiki wenye mafanikio wakashauliana vyema. Haya ndio mafanikio yangu nilio yapata kazini asanteni.

Ninajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Zifuatazo ni sababu za msingi kuhusu hisia yangu wakati wa kusubiri kwenye mstari. Ninapokuwa kwenye mstari nasubiri kitu ama huduma yoyote. Kama nimewahi kufika na niko mbele huwanga najihisi amani sana. Sababu nitawahi kuhudumiwa na nitawahi kuondoka maanake muda nitakuwa nimeutunza. Lakini ninavyokua mwishoni kwenye mstari huwaga sijiskii vyema zaidi sababu napoteza muda, na nitatumia muda mwingi sana kwenye mstari ili kupata huduma. Ndio maana mimi baadhi ya sehemu kwanzia benki mpaka kwenye taasisi nyingine. Nimejisajili kwenye huduma ambayo inaniwezesha mimi kupata huduma haraka zaidi. Huduma hizi zinaitangwa huduma za VIP. Ama huduma za baadhi ya watu wachache. Ambao ni hadhi au watu waliochagua kusevu muda wao kuliko kusubiri sana sababu mimi napenda sana kujali muda. Sababu unapojali muda ndio unavojali hata hela. Kwa hiyo baadhi ya sehemu nimelipia ili niweze kujali muda wangu. Nikifika nahudumiwa ipasavyo kwa muda mchache. Na muda niliofika ila hii inakua ni vibaya endapo mtu atawahi kwenye mstari alafu asipewe huduma kwa sababu kuna mtu amechelewa. Na amekuja ametangulia mbele yake. Kuepusha hili, ndio maana baadhi ya taasisi zimetenga kabisa sehemu. Kuna sehemu ya watu wanaopanga foleni na kuna sehemu ya watu wale VIP. Ama watu wachache kati ya wengi wenye thamani kwenye taasisi hiyo. Watu hawa wanasemea kuwa wao wakifika hawapangi mstari, wala foleni. Wananyoka moja kwa moja mpaka kwenye chumba chao maalum cha kuhudumiwa wanahudumiwa na kuwahi kuondoka. Ila kwa wale watu waliowahi kwenye mstari inabidi wahudumiwe kwa muda waliowahi na watu waliochelewa inabidi wavumilie waweze kupata huduma kwa muda utakapofika. Hii inaonyesha uwajibikaji mwema na uwajibikaji mzuri wa taasisi husika. Ila itakapotokea mtu anawahi na hahudumiwi mtu anachelewa na hawai kuhudumiwa hii itaonyesha ubora wa taasisi ama kampuni ama kazi hiyo. Na watu wataipuuzia, watu wakisha chukia, wataambizana. Sisi kwenye masoko tunaamini kwamba katika kitu ambacho kinapendwa zaidi ama kitu chenye nguvu zaidi kwenye biashara ni maneno ya mdomo. Utafanya matangazo, kapunguza bei, lakini kama watu wanakusema vibaya, biashara yako itakuwa mbaya tu. Lakini unaweza usifanye punguzo la bei, unaweza usifanye matangazo lakini watu wakikusema vizuri, biashara yako itapendwa na itakuwa nzuri bila kujali unafanya nini, bila kujali unafanya matangazo wala haufanyi. Wala bila kujali bei. Kwa hivyo ni bora tukafanye vitu vyema ili kuwa na taswira nzuri kwa watu. Ili waende wakatutangaze vyema au waenda wakatangaze kampuni ama biashara hiyo vyema. Hiyo itakuongezea watu, itakuongezea uaminifu, itakuongezea mapenzi kwa wateja wako. Na itafanya biashara yako kukua bila wewe kuikuza kwa kutumia nguvu nyingi. Mfano kutumia hela kwenye matangazo, kuwaajiri watu kwa sababu ya kutangaza. Hii itakusaidia sana. Vilevile pia ningependa kusema kwamba kupanga mstari ni jambo jema. Lakini kwa mtu anayejali muda asipende sana kusubiri kwenye mstari. Kila taasisi ina utaratibu wa kujali wale watu ambao wana mchango mkubwa kwenye taasisi. Ama ni maalum kwa hiyo atafute namna ya kuwa maalum.

Je, ninafanyaje kazi na timu ya mbali. Yafuatayo ni majibu yangu kuhusu ufanyaji wangu kazi na timu ya mbali ama timu za mbali. Mara nyingi timu nyingi nazo fanya nazo kazi ni timu ambazo ziko mbali ama ziko nje ya nchi ambako mimi nipo. Kwa kazi yetu huwaga tunazifanya kwa njia ya mtandao. Kazi hizo tunaziomba na tunazifanya kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo hiyo inapelekea wewe kukutana na kufanya kazi na kampuni hiyo ama timu hiyo ikiwa nje ama ikiwa mbali na wewe. Lakini vile vile pia kama ni timu yako na kama wewe ni mfanyakazi mwenzao. Unafanya kazi kwa kushirikiana kutumia vyombo vya kimitandao ama kutumia majukwaa ya kimitandao. Mikutano mnaifanya mtandaoni, kazi mnazifanya mtandaoni, mnajadiliana mtandaoni, vikao mnavifanya mtandaoni. Kuna majukwaa mengi yanayoweza kutumika kufanya kazi hizo kwa mfano. Mkitaka kufanya kikao au mkitaka kufanya mahojiano ya ana kwa ana. Kuna majukwaa kama zoom meeting. Ambapo yanakuwezesha wewe na timu yako ambayo iko mbali. Kufanya vikao na maujiano ya ana kwa ana. Mkionana kwenye majukwaa hayo kwa hiyo hii ama hii hili jukwaa linaweza kuwasabishia nyinyi kufanya kazi kiurahisi mkiwa mbali majukwaa mengine ya mahusiano ni kama whatsapp telegram instagram na mengine mengi tu amboya yanawezesha nyinyi kuwasiliana na kupeana taarifa za kazi mkiwa mbali mbali hivo majukwaa haya yanawaunganisha mnahisi mko pamoja na mnawasiliana kwa muda mmoja kama kikao ni sasa hivi sasa hivi wote mko mtandaoni sasa hivi wote mtawasiliana, sasa hivi hivi wote mtapeana majibu na mtafanya kazi kama kawaida, bila hata kukutana wala bila kusafiri, kila mtu atafanya kazi alipo. Namna nyingine ambayo tunafanya kazi mtandaoni ama jukwaa lingine ambalo linasaidia sana ni email ambayo ndo njia rasmi ya mawasiliano ama kutumiana taarifa. Taarifa ambazo zinahitaji mtu azi achukue muda kuzisoma na kuzielewa. Jukwaa lingine ambalo linaweza likawasaidia watu kufanya kazi wakiwa mbali. Majukwaa mengine sasa kama discord, github, youtube na sehemu nyingine ambazo watu wanaeza unda kama kikundi na kuweka muda vitende ya kazi ambavyo wanaeza wakavitumia hata kufanya kazi zao. Namna nyingine ya kufanya kazi au mimi huwa ninavyofanya kazi ni kwenye zile kampuni ama kwenye zile taasisi tunazofanyia kazi unakuta zina vitendea kazi vyao mahususi ama website zao mahususi ambazo kwenye hizo website zao ndo kuna kila kitu, ambacho mtu anahitaji kufanyamo kazi, ataingia kwenye website zao na kufanya hizo kazi. Kwa kila mtu atapewa nywila ama password, akiwa kwake, atafanya kazi, ataingia kwenye system, atafanya kazi na ataweza kuwasiliana na wenzanke kupitia hiyo hiyo kazi. Kwa hii inatia wepesi na mshikamano. Sababu hata ukishindwa kitu. Unaweza ukakifanya. Hii inawezesha kwa sababu kuna internet kuna internet maana fupi ya internet. Ni muunganiko wa kompyuta ambapo inaeza ikawasaidia kushare. Kushare maligafi zilizopo. Au maresources kwa kingereza. Kwa hiyo inawasaidia watu wengi kufanya kazi na hivyo ndivo mimi ninavyofanya kazi na timu ya mbali asanteni.

Kuhusu masomo ama kazi yangu Ningependa kuzungumzia kuhusu masomo yangu. Mimi nimesomea biashara. Ama masomo ya biashara nikiwa chuoni. Masomo hayo ya meniwezesha mimi kupata elimu. Namna ya kufanya biashara. Namna ya kuendesha biashara. Namna ya kukuza biashara. Katika masomo haya ya biashara. Mimi nimejikita katika masoko namna ya kutafuta masoko namna ya kukuza masoko namna ya kujihusisha na wateja bidhaa namna ya kufanya kampuni ama biashara iweze kukua elimu hio imenisaidia sana kiasi kwamba mimi nimepata ujuzi mwingi kwenye biashara zangu na kwenye kazi zangu pia na vile vile pia niweze kusema jinsi nilivyo chagua njia hii. Kuhusu uchaguzi wangu wa njia hii nikiwa sekondari. Nilitamani sana kuwa mfanya biashara. Na nikaona namna sahihi ya kuwa mfanya biashara. Mzuri ni kuwa na elimu ya biashara. Kwa hio ili uwe mfanya biashara mzuri uwe inabidi uwe na elimu ya msingi kuhusu biashara. Na hapo ndipo nilipoamua. Kusomea biashara na kufanya biashara. Kama maisha yangu Vile vile pia niweze kusema kuhusu kumbu kumbu ya kitu ninachokipenda zaidi. Kuhusu masomo yangu ya biashara. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu masomo ni kufanya kazi huku unasoma. Masomo haya yanaweza kunifanya mimi nikapata kazi yangu ya kwanza ambako nilikuwa nafanya kazi huku nasoma. Wakati nafanya kazi huku nasoma. Hii itanipelekea mimi kupata taswira halisi ya masomo na kazi na kuweza kuhusisha kazi na masomo kwasababu vilikuwa vinaendana. Nilipata kazi ya masoko. Na nilikuwa nasomea masoko na biashara. Kwa hiyo kazi hiyo ikanifanya mimi kupata uweledi na uelewa mkubwa wa masoko kwenye biashara halisi. Na hivo kwanifanya mimi kuwa miongoni mwa watu bora kwenye masomo hayo. Vile vile pia naeza kusema changamoto nilio ipata mimi katika masomo yangu. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya muda. Kwa sababu nilikuwa nasoma huku nafanya kazi ilifika muda vitu vinaingiliana kazi na masomo. Na hiyo ni changamoto yangu moja kubwa sana. Lakini vile vile pia changamoto inayowakuta watu wengi mavyuoni. Na nipende kuwasemea changamoto ya ada. Watu wengi hawajikimu, hawajitoshelezi kwa hiyo ina wapelekea wao. Kuwacha masomo njiani ama kufanya kazi za ajabu ama kukosa kazi na kuwacha masomo pia. Kitu ambacho ni changamoto kwa wengi sana. Vile vile pia nipende kusema kitu gani ninachopenda kubadilisha. Au ni nini ninachopenda kubadilisha katika elimu yangu au katika masomo yangu. Kitu ninachopenda kubadilisha kwenye masomo yangu ni taswira tu ya masoko au ya biashara kwa watu. Watu wengi wanaamini kwamba ili usome biashara inabidi uwe mfanya biashara. Au ili usome masoko inabidi ufanya kazi sokoni. Kwa sasa hivi dunia tunakoelekea ni dunia ya ki-digitali vitu vyovyote vinahamia kwenye digitali. Kwa hiyo, kuna kitu kuna masoko ambayo unayatafuta ki-digitali yanaitwa digital marketing. Watu wengi hawafahamu na hawana muda. Kwa hiyo mimi ninachopenda kubadilisha ni taswira ya watu kwenye masomo yangu. Vile vile pia kunihusu mimi napenda sana kompyuta. Kwa hiyo kama ningepata chance ya kubadilisha kati ya masoko ningesomea kompyuta na AI kwa sababu ni kitu ninacho kipenda na ni kitu ninacho amini nakiweza. Kwa hiyo ningebadilisha na kuenda huko. Haya huo ndo ufafanuzi wangu juu ya masomo yangu ahsanteni.

Unapotaka kustarehe unafanya nini? Mimi ninapotaka kustarehe nafuata au ninafanya yafuatayo. Cha kwanza ninahakikisha sina kitu kinachonisumbua kichwani mwangu. Maanake ni kwamba kazi zote nazipumzisha kwa muda huo na ninaamua kujikita kwenye starehe. Cha pili natafuta sehemu yenye utulivu ili niweze kutulia mimi na kutuliza akili yangu ili nisiweze kuchanganywa na mambo yoyote ambayo hayatahusiana na yataingiliana na kazi au na nini ili kisiweze kunichanganya mimi katika starehe yangu. Jambo lingine ninalofanya wakati ya kustarehe natafuta kinywaji cha baridi kama ni msimu wa joto au kinywaji cha kawaida kama ni msimu wa baridi. Niweze kutafuta sehemu nitulize akili mimi na nimpendaye. Jambo lingine ninalofanya nikitaka kustarehe lazima niende na mpenzi wangu. Tuende tukastarehe kwa pamoja, tupumzike, tubadilishane mawazo, tufanye mambo ambayo yatatufanya sisi kupoteza nguvu ambayo ni hasi kwenye maisha yetu. Tubakize nguvu chanya tu. Vile vile pia watu wengi wanapotaka kustarehe wanaenda kulewa pombe. Wanaenda kufanya mambo ya ajabu. Lakini mimi muda wangu mwingi napenda sana kustarehe na kupumzisha akili, starehe yangu kubwa ni kutulia na utulivu ambao utafanya akili yangu iweze kufanya mambo au iweze kufikiria vyema baada ya kutoka kwenye starehe. Vile vile pia napenda sana muziki wa chini kwa hiyo wakati nastarehe napenda kuwa nikisikiza muziki ambao siyo muziki mkubwa sana. Muziki uwe wa chini wa taratibu utakaoniburudisha taratibu mpaka starehe yangu itakapoisha, vile vile napenda kula vyakula vitamu vyakula vizuri vile vile pia napenda kula vyakula vikavu, kama vyakula vya kukaanga. Wakati wa kustarehe, hii inanifanya mimi niweze kutuliza akili na mwili ili kujiandaa na kazi inayofuata baada ya kustarehe. Vile vile pia sehemu ninazopenda kuenda ni ufukweni Bichi ili niweze kutuliza akili na niweze kufanya mambo ambayo yatauburudisha moyo wangu. Mwili wangu na nafsi yangu ili kujiandaa vyema kwa kazi nitakazozifanya baada ya hapo. Lakini vile vile pia kuna baadhi ya watu wao wanapenda kustarehe kwenye sehemu yenye kelele kufanya anasa ambacho kwao wao ni jambo la kawaida na ni jambo jema. Kwangu mimi starehe ni utulivu, starehe ni amani, starehe ni burudani. Kwa hiyo ninapotaka kustarehe lazima nifanye yale mambo yatakayo ni niletea mimi kuwa na amani, kuwa na utulivu, kuwa na burudani kwa sababu akili yangu ninapokuwa kazini ninafanya mambo mengi na ninafanya kazi ngumu kwa akili yangu inatumika muda mwingi sana kazini, kufanya kazi ngumu hasaa kufikiria mambo magumu, kuchanganua, hivo basi nikipata muda wa kustarehe, lazima nitulize akili, nitulize mwili, na nitulize nafsi, ili nijiandae kwa kazi inayofuata. Asanteni sana, hayo ndio mambo ninayofanya nikitaka kustarehe.

Jee, unashereikea siku yako ya kuzaliwa vipi? Nimiongoni mamaswali mazuli sana. Mimi, ninafosherekea siku yangu ya kuzaliwa. Nasherekea kitofauti na wenzangu. Kusababu, mimi ni muslimu. Kuna misingi ya kislamu katika kusherekea siku ya kuzaliwa. Kwa mfano, mimi, siku yangu ya kuzaliwa huwa huwa nafunga. Na kusali sana siku yu. Nitaenda kula na kuburudika. Mda wa kufuturu. Mbo sana sana waga ni jioni. Bada ya jua tu kuzama ndo mda wangu wakula Kuinjoy na wana na wadau Marafiki Ndugu na jama. Wakati huo wakula. Napenda sana kunywa vitu ambavyo sio vilevi. Kuenta kunywa kama ni juisi kama ni soda ama kinyuaji chochote ambacho hakina kilevi ndani yake. Itaniperekea mimi kuwa na afya nzuri. Vili vile pia kuburudika. Sabu stumi kilevi chaina yoyote hili. Vile vile pia ninavo kuwa nasherekea napenda kusherekia pamoja na ndugu. Jamana marafiki ni wapendao. Hili tuweze kutakia na heri. Vile vile pia tuweze kufraia kwa pamoja. Kwa mana hata wawo siku zako za kuzaliwa wala siku zao za kuzaliwa. Waga tunasherekia pamoja. Tunaketi pamoja na tunasaidiana pamoja. Kwa hiyo tofauti na kwamba kila mtu ana sherekia kivyake. Kila mtuwa na kaki vyake. Kisisi wakati wa sheree tunakawa pamoja, tunakula na kunywa pamoja, tunafurai na kuburudika kwa pamoja. Kwa hiyo kusheree kea siku yangu ya kuzaliwa. Huwaga najianda wiki atamoja kabla ya tukio kwa sababu sheree ni suara laela. Hela isipo fatipatikana sheree ni ngumu kufanyika. Michango kama haipo sheree ni ngumu kufanyika. Kwa mimi kwa upande wangu wa sheree ni ngumu kuwa changisha watu kwa sababu sipendagi sana. Ni inachofanya uwaga na jichanga mimi mwenyewe nikishamaliza kujichanga nanda bajeti ambayo itafiti siku ya tukio vinywaji na maji. Na chochode kitaka choendelea pale. Hivo basi nikishamaaliza nitawalika, nitakaowalika tuguzangu, jama marafiki na wale wote ni wapendao. Bada hapo tasherekea kwa pamoja, kula na kunywa na kuburudika. Ila sherehe hiyo huwa inaanza baada ya jua kuzama. Kwa sababu kwanzia asubuhi, mpaka usiku huwaga na kuwa nimefunga. Hivyo ndo navyo ifanya sherehe yangu, asante kwa kunisikiliza.

Je unawafahamu majirani zako? Ni kweli ninawafahamu majirani zangu. Kwa mfano wakati ninasoma chuo, majirani zangu tulikuwa tumepanga nyumba moja. Walikuwa ni watu wacheshi sana watu wanaopenda kuongea umoja na mshikamano majirani zangu walikuwa wanapenda kusaidiana vitu tunasaidiana pamoja tunaishi pamoja na hata nyakati za sherehe tulikuwa tunapika tunakula pamoja. Hao ndio majirani wangu bora, kipindi niko chuoni. Nilivyomaliza chuoni, nikapata kazi, nikajiajili, nikajenga na nyumba. Majirani zangu ni wengi sana sasa hivi. Tunafahamiana, ijapokuwa kila mtu ana taratibu zake za maisha, kila mtu amejenga kwake, kila mtu amepanga anapopajua lakini mimi na majirani wangu tunajuana na tunapendana. Kitu ilinifanya niweze kuwajua majirani zangu au kuafahamu majirani zangu ni wakati ni nilipo hamia kwenye nyumba yangu. Kipindi hicho, kuna jirani yangu mmoja alipata shida usiku. Ikabidi aje kuniamisha mimi nitumie gari langu kumpeleka mtoto wake hospitalini. Hapo ndo tulipo anza kufahamiana na kujuana vizuri tangu hapo nilipompa msaada huo, jirani huyo amekuwa mwema na kama ndugu yangu. Na tunaishi kwa pamoja kwa mshikamano hata tatizo likitokiea kwangu. Hata kama sipo, analiangalia na kunitaarifu ananifahamisha. Kwa sababu tunaishi kwa pamoja, tunapendana. Na majirani wengine pia, tunaishi kama mtaa mmoja. Kwa lazima tufahamiane, tupendane pale ni kwa fulani, pale ni kwa fulani. Kwa sababu sisi ni jamii ya ujamaa asili yetu Tanzania, ni jamii ya ujamaa. Kwa hivyo lazima tufahamiane, tupeane habari. Tujuzane kinachoendelea kwenye mtaa. Kwa usalama wa mtaa inabidi tujuane. Kwa mfano, sura ikionikana ngeni pale mtaani. Lazima auilizwe wewe ni wa wapi. Na atajitambulisha pale kwa mimi na anatokea kwa fulani. Watamtambua, watamjua. Kama ni kumkaribisha, watamkaribisha. Kama ni kuachana na yeye watachana na yeye ile ikitokea sura ni ngeni. Na mtu hafahamiki anapotokea. Na yeye mwenye anahojiwa haelezei anapotokea. Anaonekana kama mwizi. Kwa hapo sheria, itafuata mkondo. Watu watamchukulia hatua akathibitiwa kama ni mwizi kwa sababu kwa sasa hivi wezi ni wengi sana kila mtu anataka kuruka na chochote anachokiona kila mtu anataka kufanikiwa kwa kiurahisi kupitia wizi kwa watu wengi sana wamejihathari sana na hiyo mambo. Majirani zangu tumetumejuana kwa sababu ya usalama, kwa sababu ya ucheshi, kwa sababu ya ujamaa, kwa sababu ya kusaidiana. Hilo ni jambo liliofanya mimi na majirani zangu tujuane vizuri zaidi. Mfano mwingine ni kwamba majirani zangu wengine tulifahamiana kutokana na kazi. Kazi nayofanya wanao pia wanahitaji huduma wanakuja kama wateja wangu wanavyokuja na kujuana kwamba tunakaa mtaa mmoja hapo ndio mshikamano unapotokea na tunafahamiana zaidi. Hivyo basi nipende kuwashauri watu kuhusu kufahamu majirani zao. Ni vyema ukamfahamu jirani yako. Hii itakusaidia. Hata unapopata shida. Pa kwanza kuenda ni kwa majirani yako. Na wa kwanza kumwita ni jirani yako. Ndiyo jirani yako atatafuta msaada mwingine. Kama ni wa nje au kama ni wa kiserikali. Hivyo basi inabidi tuishi vyema na majirani zetu. Tuishi kwa upendo, tuishi kwa mshikamano, tuishi kwa umoja maana sote ni taifa mmoja, sote ni wana wa baba mmoja. Na hapo ndipo, tutafurahia matunda ya mema yetu aSanteni sana.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana. Kwangu mimi hapa, chakula ninachopenda kula au chakula ninachokula mara nyingi mchana ni ugali. Ugali na mboga yoyote. Na ugali kama ugali ndiyo chakula ninachokula mara nyingi mchana. Kwa sababu mchana ni muda ambao mimi inabidi nile nishibe niwe na nguvu. Ya kufanya kazi na kuruhusu ubongo wangu uweze kufikiri vizuri. Kwangu mimi au kwa jamii yangu, ugali ndiyo chakula bora au chakula pendwa kwa muda wa mchana. Kwa sababu ni chakula chenye nguvu na kinaweza kutufanya sisi tukafikiri na tukakaa na afya na nguvu hata baada ya kula. Vilevile pia ugali huu napenda kula na mboga yoyote. Sana sana napenda mboga kavu na kinywaji. Kinywaji inaweza ikawa ni juisi ya matunda au inaweza ikawa ni maziwa ya mgando. Vitu hivyo viwili au vinywaji hivyo viwili napenda sana kuvitumia katika chakula changu cha mchana. Wakati nakula ugali napenda kukula ugali na mboga kavu yaani mboga iliyokaangwa au mboga iliyoroastiwa bila mchuzi ni chakula ninachopenda sana sijui ni kwa nini lakini sipendi sana michuzi kwa hiyo chakula kikavu au mboga kavu au mboga iliyoungwa na nyanya haina mchuzi na ugali ndiyo chakula pendwa ninachokipenda. Bila kusahau mboga za majani kwenye chakula hicho, inabidi ziwepo kwa sababu mboga za majani ni mboga ambayo watu wengi tunaipuuzia lakini ina matumizi makubwa sana kwenye miili yetu kuimarisha afya, na kuimarisha ubongo na akili na kufanya mtu awe na imara sasa kwenye maono au macho. Vilevile pia nikipata matunda kwa mbadala wa juisi au kinywaji huwa inapendeza sana ijapokuwa siyo lazima ninywe kinywaji wakati wa chakula cha mchana. Nisipokula matunda nitakunywa kinywaji nisipokunywa kinywaji nitakula matunda la ugali ni chakula ninachokipenda mchana. Ugali na mbona. Sana sana mboga huwanga ni yoyote ila mboga ninayoipenda sana ni nyama ya kukangaa na mchuzi mzito pembeni mchuzi ambao hauna majimaji mengi mwanzo kama ni mchuzi wa viungo. Unaweza ukawa ni mchuzi ambao umetengenezwa special kwa ajili ya kukula hiyo nyama inaweza ikawa ni sauce. Kwa hiyo hivyo ndiyo ninavyopenda kula mchana japo kuna wenzangu wanaamini kwamba mchana ni muda wa kula vizuli, kula chakula rojorojo wengine wanakulanga chipsi, wanapenda sana wengine wanakula mihogo kwa mfano wanafunzi wengi wa Tanzania. Hawalangi asubuhi na hawalangi chakula cha mchana kwa hiyo huwa wanaunganisha cha asubuhi na cha mchana wanakila kwa muda mmoja. Sana sana huwanga wanapendelea mihogo, mihogo na chai au mihogo na soda hataenda kula tena mpaka usiku kwangu mimi kula mihogo mchana ni swala gumu sana. Kula mihogo kama chakula cha mchana ni swala gumu napenda sana kula ugali ila nikikosa ugali au nisipokuwa na hamu ya ugali labda naweza nikala wali ama naweza nikala ndizi inategemea tu na muda ambao mimi nimeenda kula au chakula nilichoandaliwa au nilichokiandaa mimi mwenyewe kama siyo ugali itakuwa ni wali ama ndizi ama chochote ila chakula pendwa hivyo chakula ninachokula mara nyingi sana mchana ni ugali na nyama ya kukangaa asante.

Kuhusu mazoezi yangu ya kila siku. Kwenye sekta ya mazoezi, aina ya mazoezi mimi nayopenda ni mazoezi ya viungo kwa kutumia vyuma au tunaeza tukaita mazoezi ya gym. Mimi napenda mazoezi ya gym kwa sababu nikitaka kukimbia, gym kuna vifaa vya kukimbilia, gym kuna vifaa vya kunyanyua, gym kuna vifaa vya aina nyingi sana ambavyo vinaweza vikanifanya mimi, nikafanya mazoezi ya aina nyingi sana. Kwa sababu nikiwa gym, ninakuwa na trainer. Ule trainer, ndio anaweza kuniongoza mimi katika mazoezi hayo na nikafanya vizuri zaidi. Unaweza ukamkuta trainer, ambaye amesomea na anajua kazi anayoifanya. Kwa hivyo anafanya kazi na anakuelekeza wewe kwa weledi na ustadi wa juu zaidi. Hiyo inampelekea mtu kuwa mtu mzuri na kufanya kazi kwa vyema kabisa. Bila kuwa na shida ya aina yoyote. Kuhusu mara ama kuhusu idadi ya muda, ambapo huwaga nafanya mazoezi yangu kwa wiki mimi huwa nafanya kila siku asubuhi. Kuanzia saa kumi na moja na nusu baada tu ya swala mpaka saa kumi na mbili na dakika thelathini. Ama saa kumi na mbili na nusu. Kuwa na kuwa na lisaa limoja la kufanya mazoezi. Na kuna siku ambayo ni za wikendi naeza onekana sqa kumi na moja dakika hamsini, nikamaliza mpaka saw moja au saa kumi na mbili na dakika hamsini. Kwa hiyo kila siku asubuhi nafanya mazoezi. Jioni nawekanisha viungo. Au kama niko busy sana nitakimbia kidogo tu. Lakini sitaenda gym kila mara. Siwezi nayo yapenda sana ni mazoezi ya gym. Na ndio mazoezi nayoyafanya sana. Ili kuweka mwili uwe sawa, kuweka mwili ukae vizuri ili niwe na afya bora. Kwa sababu akili na mwili ni vitu vinavyoendana. Ukiwa na mwili dhoofu, afya dhoofu. Hata akili yako pia itakuwa dhoofu kwa huwa najali hilo ili kulinda akili yangu, afya ya akili, mwili na nafsi. Na vilevile pia wakati mimi ninaopenda sana kufanya mazoezi ni wakati wa asubuhi. Wakati ambao jua halijachomoza vizuri sana na wala jua sio kali. Kipindi hicho, akili inakuwa imetulia, mwili umetulia, hakuna joto la kutosha, laweza kumfanya mtu akawahi kuchoka. Hivo nitafanya mazoezi kwa weledi, nitafanya mazoezi kwa nguvu, nitafanya mazoezi, nikiwa nimesimamia msimamo wa kufanya mazoezi, ili kujenga afya. Vilevile pia, jinsi ambavyo mimi najisikia baada ya mazoezi, huwanga najisikia vizuri, lakini baada ya mazoezi hapo, huwa nasikia uchovu kwa muda tu, kwa sababu nimetoka kutumikisha mwili. Huwa inakua ni kazi nzito nimefanya, lakini baada ya muda kuenda ni ukizoea mazoezi. Unakuwa unajisikia vizuri, unajisikia amani, unajisikia mwepesi, unajisikia faraja baada ya kufanya mazoezi. Kwa sababu mazoezi yanapelekesha mwili, unakua vyema, afya inajijenga, damu inazunguka kwa weledi na kwa ustahi, unaostahili. Vilevile pia moyo unakuwa hauna shida sababu unakuwa umeshapunguza mafuta labda yalioganda kwenye moyo, labda mafuta ya nyongeza ambayo yatakuletea wewe madhara maybe labda kupanda au kushuka kwa presha. Au kisukari. Kwa hiyo mazoezi ni kitu cha muhimu sana ambacho binadamu wa kawaida inabidi afanye. Vilevile pia kuna faida na hasara za mazoezi. Faida za mazoezi. Mazoezi hujenga mwili na afya bora. Kwa mtu mwenye anafanya mazoezi mara kwa mara anakuwa na afya thabiti na afya bora, vilevile pia hasara za mazoezi ni pale mtu atakapopata majeraha, au atakapoumia na hana hela ya kumtosha kujitibu au mtu atakapomaliza kufanya mazoezi na hana hela ya kununua chakula kwa ajili ya lishe. Mazoezi na chakula vinaendana. Huwezi ukawa unafanya tu mazoezi bila kula, haitawezekana. Kwa hiyo hayo ni madhara mawili au hasara mbili za kufanya mazoezi. Kama haujajipanga kama hauna chakula cha kula ukashiba, ukajitosheleza ama hela ya kujitibu pale utakapopata madhara au utakapoumia. Hapo ndio mwisho wangu katika sababu hizi, asante kwa kunisikiliza.

Je, ni wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Kwangu mimi, wakati ambao naweza nikafanya kazi vizuri zaidi ni alfajiri kwa sababu zifuatazo. Alfajiri akili yangu inakua imetulia, imetoka kupumzika, ubongo unakuwa una nguvu mpya. Nguvu baada ya mapumziko ambayo nguvu hiyo, naweza nikaitumia vyema, kufanya kazi njema, kufanya kazi nyingi, kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo alfajiri mpaka mida ya saa tano za asubuhi ni muda bora zaidi kwangu mimi kufanya kazi na huo ndio muda ninaofanya kazi zile nzito, kazi ambazo zinahitaji matumizi ya akili nyingi nikisema kazi nzito namaanisha kazi nzito kwenye akili. Kazi ambazo zinasumbua akili zinafanya akili ichangamke. Kazi hizi zote huanga nazifanya alfajiri mpaka saa tano za asubuhi. Nazifanya hivyo kwa sababu muda huo akili yangu inakuwa imetoka kupumzika kuwa akili yangu ina nguvu za kutosha, akili yangu ina muda, akili yangu ina utulivu, na vile vile pia muda huo kunakua kuna utulivu kuanzia kwenye mazingira mpaka kwenye akili yangu. Naweza nikafanya kazi kwa uweledi mkubwa sana vile vile pia ilishawahi kuonekana tafiti ya kwamba mawakili ama majaji wanaotoa hukumu wakati wa asubuhi akili zao zikiwa zimetulia wanatoa hukumu ambazo zinafuata utaratibu mwingi sana kuliko mawakili na majaji wanaotoa hukumu na kusimamia kesi muda wa mchana baada ya kula na akiki zao kuwa zimechoka. Kwa sababu mtu anapochoka anakuwa anaona vitu kama ni vizito, anakuwa anaona vitu kama ni vigumu kuwa hata unaweza kuwa unaongea naye anakujibu harakaharaka ili amalize kukujibu muachane naye aende akapumzike sababu nakuta akili yake na mesha kuwa na mlundikano wa mambo ina msongamano wa vitu vingi amechoka amesha choshwa na vitu vingi anahitaji kupumzisha akili anahitaji kupumzisha nafsi na wewe bari unaendelea kumzonga kwa hiyo anafanya harakaharaka ili mmalizane hiyo ilipelekea hukum nyingi kufanyika zizo fanyika asubuhi kwani huku mzizo fata haki na hukum zizo fanyika mchana kwa ni hukumu ambazo ziliwafulahisha sana watuhumio kwa sababu watuhumiwa wengi walikua wanapewa hukum ndogo kwa sababu jaji akili imechoka na anahitaji kupumzika kwa yale marumbano na mahojiano ya kesi inakua ni kama ni vurugu kwake. Ivo basi nipende kutoa faida za kufanya kazi asubuhi na faida za kupumzika mda akiri inapochoka. Mtu anapofanya kazi ya subuhi majira ya alfajiri kwanzia saa kumi za usiku ama alfajiri paka saa tano za asubuhi. Mtu huyo anaeza kuwa anafanya kazi kwa weredi mkubwa, kwa ustadi mkubwa kwa sababu ubongo unakua umetulia, nafsi imetulia, akiri imechangamka. Na anafanya kazi ambazo zinahitaji mda na umakini wahali ya juu zaidi. Atafanya kazi hizo kwa umakini wahali ya juu. Lakini mtu atakaye fanya kazi baada ya kuchoka. Atafanya kazi kwa uweredi wa chini, kwa umakini mdogo sana. Kwa sababu akili kisha choka imechoka. Akili sio kompyuta. Akili ni kiungo kinacho jifunza. Akili inapo jifunza na ikachoka inabidi uipumzishe kwa mda. Hasahasa kila baada daika tisini hambao ni lisaa limoja na nusu. Mwanadamu inabidi ya atulizi akili yake haipumzishe kwa dakika angalau ishilini ilimambo ya weze kuwa mazuli na aendelee kufanya kazi anayo endedea kuifanya. Ila akifanya kazi mfululizo bila kupumzisha akili. Itafika mda jambo jepesi ataliona gumu na hato lifanya. Kwa hiyo mimi nacho shauli. Alfajili mpaka saa tano saa kumi mpaka saa tano ni mda mbora wa kufanya kazi saamu hitaji umakini wahali ya juu kwa maana mda huu akili inakua imetulia huo ndo mwisho wa mazungumzo yangu na wa maoni yangu asante ni kwa kunisikiliza.

Je, unapenda kucheza ngoma? Kuhusu kucheza ngoma, sipendi kucheza ngoma. Kwa sababu zifuatazo. Maisha niliyolelewa, sijalelewa maisha ya ngoma. Sijalelewa maisha ya kiasilia. Nimelelewa maisha ambao mala nyingi nilikuwa shuleni. Na nikiwa huko shuleni tulikuwa hatufunzwi kucheza ngoma. Kwa hiyo kucheza ngoma, sio jambo la asilia, ni jambo la mazoea na kupenda. Watu wanaocheza ngoma ni watu walioweza kucheza ngoma tangu zamani, wanapenda kucheza ngoma, na ngoma wanafunzwa, na wana elimu ya ngoma, na wanajua kupiga na kucheza, na kuimba miziki ya asilia. Kwangu mimi suala la kucheza sijawai jaribu na sitegemei kujaribu kwa sababu ni maisha ambayo mimi sijalelewa hivyo wala mimi sijakua katika maisha hayo. Hivyo basi ngoma imetengwa mahususi kwa wale watu ambao wamezoea kucheza ngoma, wanachezaga ngoma, na labda wazazi wao walishawai kucheza ngoma, wao wamelelewa kwenye mazoezi na mafunzo ya kucheza ngoma. Kucheza ngoma kuna faida kitamaduni kwa sababu ngoma zinadumisha upendo, ngoma zinadumisha mira, ngoma zinaenzi vitu vingi, ngoma zipo kwa ajili ya tamaduni. Kwa hiyo vile vile ngoma zinafanya watu waendelee kujumuika pamoja kama jamii, watu waeze kukutana na kufanya mambo kwa pamoja. Vile vile pia ngoma kila sehemu ina ngoma zake na ina utaratibu wa kucheza na ina nyimbo zake. Kwa mfano Tanzania kuna makabila mengi na kila kabila lina tamaduni zao za ngoma na namna ya kucheza. Kwa mfano tukija Tanzania hapa kuna mkoa wa mara ambapo kuna makabila kwa mfano wakuria wana ngoma yao pendwa inaitwa litungu. Litungu hilo wanalicheza wakiwa wanapiga ngoma na wanatikisa vichwa ukija kwa wajita wana ngoma zao za asilia kabisa ambazo wanazicheza wanaziimba na wanazipenda. Wote hawa wanazicheza, wanaziimba na wanazipenda kwa sababu wamelelewa kwenye utamaduni huo kwa mtu yoyote alilelewa maisha tofauti na maisha ya ngoma. Tofauti na maisha ya midundo kama hiyo ni ngumu sana kucheza ngoma kwa kwa upande wangu mimi kuhusu kucheza ngoma sipendi. Lakini kuna faida na hasara pia za kucheza ngoma. Tuanze na faida napoongelea kucheza ngoma, faida yake ya kwanza inaweka watu pamoja. Kwa hiyo inasababisha mshikamano na muungano wa watu vile vile pia ngoma inaburudisha na kuelimisha jamii ambapo inafanya watu wajihisi pamoja, waondoe upweke na wawe kitu kimoja kitu kingine ngoma inaweza inaenzi utamaduni wa asiria ya sehemu husika. Kwa hiyo ngoma inaeze ikatunza historia, ngoma inaeze ikaenzi utamaduni wa sehemu kwa mfano, watu wa sehemu flani wanajua kucheza ngoma tangu enzi za mababu zao. Paka leo wanazicheza kwa hiyo inaenzi utamaduni wao. Ila hasara za ngoma, baadhi ya sehemu ngoma zinatumika kwenye maswala ya kimila. Ambayo sio mema kwa afya ya watu kwa mfano kwa wakuria. Kuna baadhi ya ngoma zinapigwa wakati wanapoenda kuwakeketa wasichana. Na watoto wa kike. Kwa swala hili kimiila wao wanaona ni sawa na ni swala zuli. Lakini kiafya na kisayansi zaidi sio vema kumkeketa mwanamke. Kwa hiyo baadhi ya ngoma zinapigwa kule na ni tamaduni na hupigwa ngoma zile na ni lazima zipigwe kwenye matendo hayo ya ukeketwaji wa wanawake. Kwa hizo pia ni hasara mojawapo za ngoma za kijadi au ngoma za kiasilia. Vili vile nipende kusema kwamba ngoma ni nzuli kama mtu au mhusika atapenda na kuburudishwa nayo na kama ngoma haitokua ina maswara haya maovu kwa la maswara ya kimila ambayo yanapotosha jamii. Mfano ngoma katika ukeketaji. Hizo sio ngoma nzuli ningependa kushauri watu wafuate na wapende ngoma bora na ngoma nzuli na ngoma za upotoshwaji zote zipuuzwe. Asanteni kwa kunisikiliza.

Jee, unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Tunapo kuja kwenye swala la uzalishaji katika biashara zangu. Yafuatayo ni mambo ya msingi nayofanya ilikuongeza uzalishaji. Cha kuanza, umakini katika kazi za uzalishaji. Umakini huo unasababisha kazi kuwa bora na vile vile uzalishaji kuongezeka. Sababu kila jambo unapofanya kwa umakini na kwa uweredi na kwa ustadi wa hali ya juu, ndivo mambo yanavozidi kuwa mazuli na kuongezeka. Kwa mfano, kazi anayotakiwa kufanya mtu mmoja, haipaswi wafanye watu wawili. Kwa umakini na kwa weredi wa hali ya juu, nivyema afanye mtu mmoja kwa ustadi wa juu na weredi wa juu ili matokeo na uzalishaji uwebola. aLafu huyo mtu mwingine, baadala ya kufanya kazi ya mtu mmoja, akaenda akafanya kazi nyingine, akaongeza uzalishaji. Kwa hiyo hiyo inasababisha uzalishaji kuongezeka. Sababu nyingine ama pointi nyingine ambayo inafanya uzalishaji wangu mimi kuongezeka. Ni kutafuta sababu ama gharama nafuu ya maligafi au vitu vinavyotumika kutengeza bidhaa. Katika huo uzalishaji. Kwa mfano, baada ya kununuwa maligafi zenye bei ya juu tanunua maligafi zenye bei ya chini. Ili ununu marigafi nyingi, ambazo marigafi hizo zatumika kuongeza uzalishaji. Mfano, unanua maindi. Ni vyema ukanuwa maindi yenye gharama ya chini kwa bei ndogo na ubora ule ule kuliko kununua maindi yenye bei kubwa. Ambo yana ubora unaoelekeana ili kupunguza garama. Ukisha punguza garama, manake utachukua bidhaa nyingi ama maligafi nyingi. Hivyo uzalishaji wako wewe lazima utaongezeka. Kwa sababu bidha zinazo ingia ama madigafi inayo ingia. Ikiwa ndogo manake uzalishaji pia utakuwa mdogo. Madigafi ama bidhaa inayo ingia ikiwa nyingi manake uzalishaji utakuwa mwingi. Kwa sababu nyingine ni kutumia mbinu ama teknolojia ya kisasa. Teknolojia ya kisasa tunafahamu ya kwamba ni teknolojia ya kilimnembe ama AI. Teknolojia hiyo inawezesha watu au wafanya biashara ama kampuni kuwa na uzalishaji mkubwa kwa nguvu kidogo manake unatumia mda kidogo, unatumia garama nafuu. Kazi ambayo angefanya mtu kwa miaka mitatu ya kilimnembe ama AI inaweza akaiifanya kwa dakika hata kumi au masaa kama kazi ni kubwa sana. Hivyo bazi kutumia teknolojia ya kisasa katika uzalishaji inafanya ufanisi uwe mkubwa na kuongeza uzalishaji wa mtu yoyote. Hasa wakuan kusababu mimi natumia teknolojia kufanya kazi zangu na kufanya mambo yangu. Vile vile pia ili uzalishaji uweze kuongezeka. Lazima kila mtu awe na malengo thabiti ya namna atakavoendesha operation ya uzalishaji wake. Lazima ukague na uone wapi kuna shida. Kwa sababu wanadamu sisi tumiumbiwa tamaa unaeza ukaisi uzalishaji uko vizuli lakinikumbe kuna watu wakawa wanauchakachua. Kuna watu wakawa wanafanya vibaya. Kwa sababu kazi sio zao wanachojali nikila wanachokingiza. Maslai yao. Kwa iyo ni vema, miliki au msimamizi mkuu wa uzalishaji aweze kukagua ili kuhakikisha kwamba uzalishaji unaenda kama ulivyotarajiwa na vile vile pia uzalishaji inabidiufanywe na watu waliobobea. Sio watu tu walio okotwa sehemu. Watu walabobea wakifanyo uzalishaji, uzalishaji lazima utakua uzalishaji bora na mzuri asanteni kwa kunisikiliza.

Je, unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Kwangu mimi kwa kazi nazofanya ni kazi zangu. Kwa hiyo mda wa mapumziko ni mda wa akili yangu kutulia. Yafuatayo ndiyo mambo ni nao yafanya wakati wa mapumziko ni kiwa kazini. Cha kwanza huwa natafta sehemu yenye utulivu na kutulia. Ninavutulia kama dakika ishirini kwa sababu akili yangu netaji utulivu ambao hauna usumbufu ndaniyaki. Sio usumbufu wa mziki, sio usumbufu wa maneno, sio usumbufu wa chochote kile. Kwa hio nitakaa nitatulia mimi mwenyewe ntakuwa tu navutia picha yale mambo ambayo nimeyafanya kazi zinazo nizungukz nz mengineo mengi yanayohusiana na kazi. Napuo pumzika bila kufanya kazi kwa dakika ishirini, ni nairuhusu wa kili yangu kujijenga upya. Nairuhusu wa kiliyangu kufanya kazi upya. Nairuhusu wa kiliyangu kuchakata yale mambo nilio yafanya nakuyafanyia wema nakuyaona na kuyajali. Vile vile pia, ninavo kwa nimepumzika. Naezanikawa na kinywaji, sababu nimapumziko. Nikiwa mpweke sana. Baada ya dakika ishirini, takacho kifanya kama kuna watu, tunaeza tuka patana, tuka piga story. Tuka badilishana mawazo, kusu kazi. Tukajengana, tutakutana, takuwa na kikao tucha kawaida ambacho sio sio cha kikazi. Lakini ni kikao cha kubadishana mbili tatu. Na manisha kikao cha kubadishana mawazo ambayo mawazo hayo ya tatujenga wote kwa pamoja kwenye maendeleo yetu. Kingine nachopenda wakati wa mapumziko kazini ni kufatilia wafanya kazi wangu walichofanya. Kwa sababu unapokuwa kwenye mapumziko, kama bosi hautakiwa tu kuka na kubweteka. Inabidi upitie walichofanya, wafanya kazi, iliweze kusahihisha kama kuna makosa madogo madogo. Ama kuna vitu vinavyotaji marekebisho, uweze kuvinoti na badae uweze kuambia waka vilekebisha. Unaposhindwa kufanya hivyo, watakapoamua kujichukulia maamuzi yao. Watafanya vili wanavyo viona wawo ni sahihi kumbe watakuwa wamekosea. Kwa hiyo, nipende kusema kwamba kupitia vile vitu au kazi walizo fanya wa fanya kazi wakatakapumziko ni kitu chema zaidi. Kitu kingine mechopenda kufanya sana wakati wa mapumziko ni kupitia hali ya wafanya kazi. Kuwa julia hali, kusikiza malalamiko yao, kwa muda mchache sana kusababu lazima ukae nao kidogo. Uwe karibu yao, wafanya kazi wanapojisikia wako karibu na bosi wao. Wanakuwa na uhuru wa kazi na wanahisi kazi ni ya kwao pia. Kwa hiyo hawatoweza kufanya kazi kama umewajiri tu kufanya kile wanachota kiwa kufanya watabeba kazi kama ya kwao na usote ama nyote mtasonga mbele kwa pamoja. Kipiga hatua ya mafanikio vile vile nipende kuambia watu kwa mba wakati wa mapumziko inabidi mtu apumzike. Sio vyema kufanya kazi mfululizo. Akili zetu ama akili imeumbwa kwa kutegemea mapumziko ili iweze kutafuta au ili iweze kufanya marejeo na mda wakukusanya nguvu upya ya kufanya kazi nayoenda kufuata. Kwa huo ni viema mtu wakapumzika, kila balada ya katisini, kapumzika dakika ishirini, ili kuweza kukuchaji nguvu upya na kupata nguvu itakawi msukuma yeye kufanya kazi nyingine kwa weledi zaidi. Hivyo basi, ngependa kuwa shauli watu wapumzike wakati wa kupumzika. Na wakiati wa kazi wafanye kazi sio vyeema kufanya kazi wakata wa mapumziko, mana akili inaitaji mapumziko iliweza kufanya kazi kwa ustadi wa juu zaidi. Santeni kwa kunisikilizi.

Je unapenda kupanda milima swali hili limenikumbusha mbali sana. Limenikumbusha kipindi tunaenda kupanda mlima mmoja ambao unapatikana mkoa wa manyara nchi ya Tanzania. Mlima huo unaitwa mlima wa kwara. Mlima huo ulikuwa karibu na shule yetu. Mlima ulikuwa na viumbe vinavyosadikika kuwa ni vya ajabu. Lakini pia ulikuwa na wanyama kama nyani, ngedere na nyoka wengi tu kwa huo mlima huu tulikwenda kupanda. Njia yake haikuwa njia nzuri sana. Ila tulipanda mpaka kileleni. Kule kileleni kuna kama bwawa ambaloo bwawa hilo na maji ya baridi sana. Tulifika na tukayachota haya maji na tukashuka nayo kuja shuleni. Tukiamini kwamba ni maji mazuri. Na ni maji yenye mibaranga kwa sababu ule mlima. Ni milima mingi mingi ipo kama mitatu. Kwa hivyo ni kama vilima una historia ya kuwa kama na mizimwi ya mababu na mababu kuwa ni kama una mambo fulani hivi ya kiimani ambayo yanasadikika kuwepo kwa hio watu wanaamini yale maji ni maji ya mibaraka. Watu wakachukua maji, tukayachukua maji, tukarudi nayo chini. Na watu wakatumia kama maji ya baraka. Kwa hiyo nipende kusema kwamba napenda sana kupanda milima kwa sababu ni mazoezi na vile vile pia ni utalii. Unavyoenda kupanda mlima lengo ni kuenda kuburudika. Lengo ni kuona wanyama, utalii wa milima. Lakini vile vile pia kwa mtu ambaye afya yake sio nzuri. Kadri unavyozidi kuenda juu hewa inapungua. Na hali ya hewa inabadilika kutokana sehemu na sehemu. Kwa hiyo asije akapanda mtu mwenye afya thoofu alafu akiwa kule juu, akazimia, akaishiwa pumzi akaishiwa hewa, akahitaji msaada ambao kama hakuna wataalam zaidi au wataalam mahususi ni ngumu sana yeye kusaidiwa. Kwa hio mtu mwenye afya dhoofu au mwenye matatizo ya afya kama puma au pumu. Asipende sana kupanda milima kwa sababu unapopanda milima una matatizo utakapo pata shida. Itakua ni shida ngumu sana na itakua ni shida kubwa sana. Lakini vile vile pia tofauti na milima. Hata mbuga pia nazipenda kwa sababu ni utalii. Kuna faida na kuna hasara za kupanda milima. Faida ya kupanda milima ni utalii, kwa manake utaburudika, utaidimika, na utajifunza mengi sana kutoka ya na kupanda milima huko. Kiasi kwamba utasoma kitu, labda kwenye geografia, utasoma vitu asilia, utasoma mimea, utasoma milima na mabonde. Baada ya hapo, unavyokwenda kupanda mlima, unavyokwenda kushuhudia bonde ni unaenda kujifunza kwa uhalisia. Kwa hio ni utaona kile kitu ambacho ulichofundishwa kwa hio ile inaleta taswira chanya kwenye maswala ya elimu sababu mtu atakapomaliza kujifunza na akaenda akapanda mlima na ukamwelekeza kusahau inakua ni ngumu sana hii inamsaidia yeye katika kumbu kumbu zake za yale aliyosoma lakini vile vile pia hasara za kupanda milima. Ni utakapopanda ukiwa na afya dhoofu ama mtu akateleza pale mtu atakapoteleza atapata majeraha makubwa sana na hata akapoteza uhai kwa hiyo. Ni kazi ambayo inahitaji umakini sana wakati mnapanda kwa sababu hampandi kwa chombo maalum mnatembea kwa miguu na kama tunavyofahamu njia za kupanda milima zilivyo na ule mlima haupitishi magari ni watu kwa hio njia zinakua kidogo sio nzuri hayo ndio maoni yangu na hisia zangu kuhusu kupanda milima.

Jee, umewai kuona baari. Mimi ni mtanzania. Na Tanzania ni miungoni mwanchi zizo baatika kuwa na mwambawa baari. Katika pwani yake, baari ya indi. Kutokana nakuwa Tanzania kuna baari. Na mimi napenda sana kuenda beach kuenda kutulia kuenda kula upepo. Hivyo basi, nipenda kusema ya kwamba. Nimewai kuona baari. Nasio kuona tu nimewai kuona na nimewai kuogolea kwenye baari. Semu nilipo ogelea na kuliona baari ni puwani ya Dali Salam, bichi moja yenye inaituwa Coco Beach. Pae nilu semu ambao mimi huwa napenda kuwenda kupumzika, kupunga upepo, kutuliza akili na kuburudika katika siku au katika mda wangu wapumziko yangu. Tendo hiki chakuona baari, muanzo nilijua tu baari ni kama ziwa. Kwa sababu mimi nimezaliwa ziwa Victoria. Nimekulia ziwa Victoria. Kwa nimezoya sana kuwogelea ziwani. Kwa nilikuwa nafamu kwamba hali ya ziwa ndiyo hali baari kumbe ni vitu viwili tofauti. Maji ya ziwani ni maji ya kawaida kabisa hayana chumvi ila maji ya baharini yana chumvi. Kwahiyo hata unawezekana kuogelea ukatoka umepauka inabidi ukitoka ujipake mafuta na kuna vitu vingine inabidi ujipake ili uweze kwendana na hali halisi. Kwa hiyo ndio tofauti ambayo niliokuja kuja kugundua baada kuogelea ziwani na baharini. Na kuna tofauti ya maji hayo. Maji ya barini. Unaweza uka fumbua macho unaeza uka washwa. Kama we bado ni mgeni wa bahari kwa sababu mwili na ngozi aa akili haujazoea ya vitu kama hivyo. Kitu kingine nilicho kuja kugundua kuhusu bahari ni upepo bahari ina mawimbi sana kuliko ziwa hivyo napeleka vitu vingine kama kucheza kuchezea skit board hufanyika sana baharini kuliko ziwani. Kwsababu ya mawimbi na upepo unao tengenezwa huko katikati ya bahari. Vile vile nipende kusema kilichonifurahisha baharini ni vyakula vya baharini. Kwa kwa kingereza wanaita sea food, vyakula hivi vili niburudisha sana kipindi hicho niko baharini. Mfano supu ya pweza na pweza mwenyewe ni nyama ambayo nilikua sijawai kuila mpaka nilivyofika kule. Ni nyama ambayo niliipenda sana, nil aini, ni nyama nzuri sana. Kwa hivyo ndo vitu vilivyo nifanya mimi nikaipenda bahari. Na natamani bado niende na ninavutiwa sana kuwa kwenye bahari kuiogelea. Lakini vile vile pia, faida nyingine ya bahari ni utalii. Bahari inasabisha utalii kwa baadhi ya nchi ambayo inakuza uchumi wa nchi faida nyingine ya bahari ni uvuvi. Bahari ina samaki wengi sana na wenye gharama kubwa sana. Samaki hao huweza kusabibisha uchumi wa nchi kupanda. Kwasababu watu watafanya biashara watauza na kununua samaki. Kitu kingine kutoka baharini nilicho kipenda ni mandhali. Na upepo unaopulizwa kutoka baharini kuja ufukweni. Upepo ule ni mzuri kwa mtu anaependa utulivu. Na kuenjoy yani kufurahia. Anaeza akaenda pale kakaa akafurahia. Ila vile vile pia bahari ina hasara zake. Na hasara moja wapo ntakayo hitaji ni maswala kiimani ama ushirikina. Bahari inaweza ikawa ama ina sadikika kuwa na maswala kishirikina mengi sana. Kwa hiyo ni mara nyingi sana unaweza ukakutana na jini ambapo icho kitu kinacho nifanya mimi niweze kuiogopa bahari. Hayo ndio mambo yangu au maoni yangu kuhusu kuona bahari asante.

Je, unapenda kucheza michezo ya video, ndiyo. Ninapenda haswa na ninapenda sana kucheza michezo ya video. Kwa sababu zifuatazo michezo ya video ndo burudani yangu pendwa kuliko burudani zote. Kwa sababu mimi sipende hanasa, mimi sivuti bangi. Mimi sinywipombe, vile vile pia mimi sivuti sigara. Sababu hizo zinanifanya mimi kuburudika na nini. Kibudisho changu kikubwa ni michezo ya video. Michezo hii inanipa amani. Inanipa utulivu wa moyo na akili na michezo hii inanifanya mimi nijihisi miongoni mwa watu. Kwenye maisha mazuri sana. Hata kama sio maisha mazuri sana. Nimeanza kuchuza game nikiwa mdogo sana. Nikiwa na miaka kumi na nne. Nilianza kuchuza game. Nilanza kucheza PS2. Nimecheza sana kiasi kwamba ilifika muda inabidi mimi nikitoka tu shuleni. Napitia kwanza nacheza game, ndiyo naenda nyumbani na hata nikisha fika nyumbani nikila tu, narudi shuleni baada ya shuleni kama hamna muda wa shuleni wala hama vipindi shuleni, naenda kucheza game hiyo ilinifanya mimi kupenda sana game na hali hii ya mimi kupenda sana game ilinifanya nikagombana mpaka na wazazi kwa sababu ilifika muda, wakinituma, mimi nenda kucheza game kucheza video game, au michezo ya video. Michizo ninayoipenda sana tangu utotoni. Kwa mpaka sasa hivi nahisi ni muda. Ambyo inabili nitulize nafsi yangu, akili yangu kwa kile kitu nachoki penda sana na mchezo naopenda sana ni michezo ya video. Mfano wa mchezo ya video nayoipenda sana ni GTA San Andreas. Kwa kipindi hicho GTA zilikua nyingi. Lakini GTA yangu pendwa ni GTA San Andreas. Kwa sababu inaniburudisha, inanifurahisha na inanielimisha na inanifunza mengi pia nafukuwa nacheza hilo game au napukuwa nacheza mchezo hiyo inanifanya mimi kujiona wa pekee sana na kuwa na amani ya moyo na akili vile vile pia mchezo ya video imeweza kunipatea ujasiri na imeweza kunifunza baadhi ya mbinu kwa mfano kuna mchezo wa cheese mchezo wa video ambao uliweza kufanya akili yangu mimi kuhimarika na kuweza kuchanganua mambo kwa ufasaa na umaridadi mkubwa zaidi kwa hiyo, michezo hii ya video imeweza kuniwezesha mimi kuwa bora baadhi ya sekta vile vile pia mchezo ya video inahasara na faida zake. Faida zake ni zifuatazo. Faida ya kwanza ni burudani. Mchezo ya video inaburudisha watu, inahelimisha watu, inafurahisha watu. Faida ya pili naweza nikasema mchezo ya video ni ajira. Inawalipa watu, inafanya watu, wawe na kipato, na waweze kuendesha maisha yao. Ni sasa hivi niweze kusema tena michezo ya video inahasara zake pia hasara zake hasara moja wapo michezo ya video inapoteza sana muda kwa mtu mwenye majukumu mtu aliyekalia sana mcheza wa video mara nyingi anapoteza muda mwingi sana akicheza game kuliko kufanya kazi. Kwa sababu ile inaenda kumhadhiri katika akili yake na hivyo kufanya yeye uwajibikaji wake kushuka ama kupungua kwa kasi zaidi. Vili vili pia michezo ya video. Inaweza kufanya watoto kupumbazika. Mtoto aliyezoea kucheza michezo ya video ni ngumu sana kusoma kwa sababu ya michezo hiyo ya video hayo ndo maoni yangu na mchango wangu kuhusu michezo ya video. Asante.

Niambie hadithi nzuri kuhusu mji wako wakuzaliwa. Naifuatayo ni hadithi nzuri nayohusu mji nilio zaliwa nimezaliwa mji wa mgeta. Unaopatikana ndani ya seringeti, mkua wa amara, mchi ya Tanzania mji huo ni mji mzuri na ambao umezungukwa na mbuga ya serengeti mbuga yanye wanyama wengi mbuga kubwa nchini tanzania na ni miongoni mwa mnuga kubwa barani afrika. Mji huo una watu wenyetamaduni za ufugaji. Watu wanaopenda kufuga wanyama. Kama mbuzi, ngombe na kondo. Na vile vile watu hao wanapenda sana kuwinda. Kwa sababu mji uko mbugani. Kwa wanapenda kuwinda wanyama pori. Na miaka zamani walikua nawinda sana nyumbu, suara, hata nyati. Na nyama hizo zilikuwa zinauzwa mtani. Na tunikuwa tunakula. Kusababu ni kipindi ambacho uwindaji ndo ulikuwa ni kazi ya jamii. Na vile vile pia nisehemu kusema kumbu kumbu inayo ikumbuka nzuri ya ututoni wangu au ututoni mwangu. Kipindi niko mdogo nilikuwa na bustani ya mauwa na mboga mboga bustani hiyo nilikuwa naipenda sana. Bustani hiyo ilinifanya mimi nikawamchapa kazi. Bustani hiyo ilinifanya nikajua namna ya kutunza bustani, namna ya kutunza mboga, na namna ya kulima bustani. Bustani hiyo nilifundishwa na bibi yangu, sababu ndiye niliekuwa nikishnai huko kijijini na alinifundisha namna kuyangalia bustani, na namna kuitunza bustani kwa maendeleo. Vile vile pia niweze kushiriki vitu vyakuvutia huko. Vitu vyakuvutia katika mji nilio zaliwa mimi ni mbuga ya serengeti. Vitu vyakuvutia tunajua wote kwa mbuga ni utalii utalii wa wanyama sirengeti inawanyama wengi sana ambao mtu wanaweza akaenda kutali na asimalize kwa siku atachukua muda mwingi sana asuamalize wanyama inawanyama wengi sana vile vile pia niweze kusema kinachofanya mji wangu kuwa maalum ni mbuga iyo mbuga wanyama ambao ni kubwa nchini Tanzania na ni miungoni mwa mbuga kubwa barani Afrika huo ni upekee maalum kwa mji wangu. Nipende kusema kwamba kuhusu hitaji langu au uhitaji wangu mimi kurudi kijijini au kurudi mji kwa mgeta ambao napotika na seringeti mko wa amara ni naporudi kuenda kuwasalimia kwa sababu kule ni kijijini na ndipo nilipo zaliwa ndipo nilipo lelewa ni ngumu sana kuenda kuishikule kwa sababu ya fulsa. Fulsa ni chache sana teknolojia kule ni ndogo sana. Hivo Kazi zangu nyingi nikiwa kule haziendi Kazi zangu nyingi nikiwa kule hazifanyiki Kuyo ina nisababisha mimi kurudi tu kwa ajili ya kwasalimia na siyo kwa ajili ya shuguli zangu za kawaida Wile vile pia mji ule unafaida na asara zaki Faida tunavojua kama ni utalii manake biashara zitaenda Uchumi wanchi utakua lakin turudi kwenye asara ni kuvamiwa na wanyama Makazi yetu ya mefamiwa sana na wanyama hasasa tembo Kwa sababu tembo akisha zeka, anatengwa Tembo anapotengwa, anenda kutafuta chakula peki yake Na anakuwa na msongo wa mawazo Kwa hiyo anezakavamia makazi ya watu aka yaharibu, bila fidia yoyote kutoka sedikalini Kwa hiyo, hiyo ni miongoni mwa asara Za zinaopatikana kwa mji wangu.

Unapangaje wiki yako ya kazi ufuatao ni utaratibu ambao mimi nautimia katika kupanga wiki yangu ya kazi. Na utaratibu huu unanisaidia sana. Kwa sababu ni utaratibu niliofundishwa na watu waliosomea haya mambo ya kupanga vitu na kusimamia vitu. Ratiba yangu ya wiki ya kazi huwa naipanga kila mwisho wa wiki. Kwa mfano, kila mwisho wa wiki nitaweka maazimio yangu na kazi ninazotakiwa kuzifanya wiki inayokuja. Maanake wiki nzima nakuwa najua nafanya nini na ni kitu gani inabidi nikifanye siku gani. Kwa sababu nitakuwa nimeshapanga namna au vitu vya kufanya katika siku kila wiki. Kinachobaki hapo ni kupanga ratiba ya siku. Ambapo ratiba ya siku naipanga usiku wa kuamkia siku husika. Kwa mfano, ratiba ya jumatatu huwa naipanga jumapili usiku kabla sijalala kuamkia jumatatu. Ambapo siku hiyo nitapanga kila kitu nacho nakukifanya jumatatu kutokana na ile ratiba yangu ya wiki. Sababu kuna siku, kila siku na kazi yake. Kwa hiyo kazi ya siku husika, nitaipanga vizuri usiku wa kuamkia siku husika. Katika muda huo, nitapanga muda maalumu wa kufanya jambo na kulikamilisha. Kimkakate zaidi. Taratibu huu unanisaidia mimi kuweza kujiongoza na kuongoza mambo yangu. Bila kutegemea msaada wowote wa nje wa mtu kuja kunikumbusha ama kunisaidia katika jambo langu sababu chochote nitakacho kifanya kitakuwa ndani ya ratiba yangu na nitakuwa nimekipanga mimi kwa mtazamo na maono chanya. Ratiba hizi za kazi zangu katika wiki zinanisaidia sana. Zifuatazo ni sababu au faida za kujipangia kazi katika wiki au ratiba ya kazi kwa wiki. Faida ya kwanza ni kutumia muda vizuri. Unavyopanga ratiba ya kazi zako yote au majukumu yako yote ya kazi kwa wiki nzima. Hii inakusababishia wewe kujua ni nini unaenda kukifanya wakati gani na muda gani. Kwa hiyo, hii inakuepusha wewe kupoteza muda mwingi sana kwenye kutafuta nini cha kufanya wakati husika. Bali, unafika tu na kuanza kufanya kazi ambayo tayari unajua ni kazi giani. Kuliko ile mtu, hana cha kufanya. Anaanza kurukia tu kazi yoyote, hafanyi kazi kwa mpangilio. Faida ya pili, kupanga kazi kwa wiki au kupanga ratiba nzuri kwa kazi. Inafanya matokeo au uwajibikaji ama uzalishaji wa kazi hiyo kupanda utakavyoweza kujipangilia muda wa kazi itakusabisha wewe kuhakikisha kwamba ndani ya muda husika kazi husika imemalizika na kama hijamalizika ni kwa nini kwa hata maboresho itakapo kuwa unafanya unajua unafanya maboresho ya nini kwenye kitu gani na vile vile pia upangaji wa ratiba ya wiki kwa kazi ya husika. Unasaidia sana kutunza muda na vilevile pia unasaidia sana kueza kucontrol ama kuratibu kazi zako zote. Unavyoweza kuzipangia kazi katika ratiba unaweza ukaziratibu na ukaziongoza vizuri sana bila kuhitaji msaada wa mtu yoyote wa nje. Vilivile pia ratiba ama kupanga ratiba kwa wiki. Kuna madhaifu yake. Mfano ni mrudikano wa kazi kama utapata kazi ya dharura. Hii inapelekea labda mtu amekua mgonjwa na akapata dharura. Atakuwa na mrudikano mwingi wa kazi. Hayo ndio maoni yangu na mtazamo wangu katika kazi.

Je, unafanya mazoezi asubuhi au jioni. Unapo ongelea swala la mazoezi kwangu mimi ni swala la asubuhi. Kwa hiyo napenda kufanya na ninafanya mazoezi asubuhi. Japokuwa hata jioni pia kuna muda huwa nafanya ila sifanyi mara kwa mara sana jioni. Mara nyingi ni asubuhi. Na siku zote huwa nafanya asubuhi jioni ni mara moja moja. Maanake ni kwamba asubuhi ni lazima nifanya mazoezi ila jioni sio lazima. Hivo ninafanya mazoezi asubuhi na jioni ila mazoezi asubuhi ni kila siku jioni ni mara moja moja. Naeza kusema kwamba nafanya mazoezi asubuhi kuliko jioni. Fuatao ni mchanganuo wa namna nafanya mazoezi asubuhi na namna navyofanyanga jioni. Juma tatu paka jumamosi huwa na amka saa kumi na moja. Ninavyo amka saa kumi na moja ninakwenda kuswali nikishamaliza kuswali nafanya mazoezi, naenda gym, nafanya mazoezi, baada ya kufanya mazoezi, najiandaa mwili wangu ukiwa safi, mwili wangu ukiwa na nguvu za kutosha, mwili wangu ukiwa umechangamka, najiandaa kuelekea kazini. Kwa sababu kwenye kazi mimi ndio bosi na mimi ndiyo mwenye kazi, nitaenda kazini kuangalia na kufanya kazi kama zipo kazi zinazo nihitaji mimi. Nitafanya na ntaendealea na shughuli nyingine. Kwa hiyo asubuhi huwa nafanya kila siku. Lazima nifanya mazoezi asubuhi kabla ya kuenda kazini. Jioni nafanya mara moja moja. Maanake ni kwamba sio kila siku jioni nafanya kazi. Siku ninazofanya kazi jioni ni zile siku ambazo niko huru sina ratiba yoyote sina mpangilio wa kazi ama sina kazi muda huo na ni muda wangu wa mapumziko, hiyo ina nisababishia mimi kuwa na muda wa kufanya mazoezi jioni. Na mazoezi ya jioni siendi jim, ni mazoezi ya kukimbia nitaenda kama ni uwanjani kucheza mpira. Baada ya mmbio nitacheza mpira kidogo. Na hii haitokei kila siku kwa sababu jioni kuna baadhi ya vikao tunafanyanga jioni tukipata chakula cha jioni na huwa inakuwa ni saa moja manake saa kumi na mbili ina bidi uwe umejiandaa kwa muda wa kuenda kwenye mazoezi ya jioni. Huwa na ukosa. Lakini kama sina kikao kama sina kazi mida ya jioni. Huwa ninaenda kwenye mazoezi na mazoezi hayo kama nilivyo sema na yafanyia uwanjani na kimbia. Baada ya kukimbia nacheza mpira kuburudisha nafsi, kuburudisha moyo na kuchangamsha mwili vilevile niweze kutoa faida za kufanya mazoezi kwa mwili wa binadamu au kwa binadamu wa kawaida. Mazoezi yanafanya afya iwe imara na njema kwenye vyema mtu akafanya mazoezi ili kujiepushia maradhi ambayo ni yanasababishwa na uzembe wa mazoezi. Maradhi hayo yanaweza yakamkuta mtu yoyote kwa mfano. Watu wanaokazana maofisini wanaweza pata maradhi ya miguu au hata maradhi ya uti wa mgongo hivo baadhi ya watu wanapelemwa hadi kuparalaiz yaani kupooza kupooza kwa sababu ya kutofanya mazoezi ni kama ni uzembe ama ni uvivu kwa kuzunguka, wala kwa kukimbia. Hivyo mazoezi ni afya. Mazoezi yanapelekea afya kuimarika ipende kuwa shauri watu kufanya mazoezi na kujituma kwenye mazoezi kwa sababu mazoezi hujenga afya na afya ya binadamu ndiyo kila kitu.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Tunavyoongelea msimu wa mwaka, kwangu mimi napenda msimu wa sikukuu. Na msimu huu unapatikana katika mwezi wa kumi na mbili na mwezi wa kwanza. Msimu huu ni msimu ulioambatana na sikukuu mbili kuu, na muhimu kwa wanadamu. Ambapo kuna sikukuu ya Krismasi na kuna sikukuu ya mwaka mpya. Kinachonifanya mimi nipende sana msimu huu ni vitu au sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni punguzo la bei. Msimu huu wa sikukuu ni msimu ambao bei zinakuwa chini sana, bei za vitu. Kiasi kwamba mtu anaweza akapata huduma au bidhaa anayoihitaji kwa bei ya punguzo. Msimu huu ni makampuni mengi, biashara nyingi na kazi nyingi huwa zinafanya promotion kwa ajili ya kuwavutia watu. Kupunguza mzigo ambao ni wa mwaka ulioisha. Ili kuweza kuruhusu kampuni au mfanya biashara aweze kuleta mzigo mpya, kwa sababu kwenye biashara tunaamini unavyofanya biashara kwa muda mrefu au unavyofanya biashara nyingi kwa muda mfupi. Ndipo unapata faida nyingi, hata kama bei iko chini kidogo. Lakini kikubwa ni kwamba faida. Ionekane. Kwa hivyo ukifanya faida nyingi, biashara ikiwa ndogo au biashara ikiwa chache. Utaona kama faida ni nyingi ya kuunganisha, faida itakuwa ndogo. Kwa hiyo huwa wanafanya hivyo ili kuweza kufanya watu wanunue wengi, na faida kidogo kidogo zikiwa nyingi ni faida kubwa sana. Kuliko faida nyingi zikiwa kidogo. Kwa hiyo msimu huu wa sikukuu ni msimu ambao kampuni, biashara na bidhaa huwa zinashuka bei, kiasi kwamba mtu anaweza kununua au kumiliki kile kitu alichokuwa anakihitaji. Sababu nyingine iliweza kunifanya mimi nipende msimu huu wa sikukuu, ambao ni sikukuu ya Krismasi na Mwaka Mpya. Ni biashara vilevile pia. Biashara huwa zinaenda sana, kwa hivyo tunaweza kupata faida kubwa kwa biashara. Ya Krismasi na Mwaka Mpya, hivo huwa wananunua sana, kama ni nguo, kama ni mahitaji kwa ajili ya sikukuu, ili sikukuu iweze kwenda vizuri na iweze kwenda vyema. Kwa hiyo biashara nyingi sana huwa zinaenda vizuri na huwa zinafanyika sana. Kitu kingine kilichonifanya mimi nipende msimu huu wa sikukuu ni kwamba wakati wa msimu wa sikukuu mialiko inakuwa mingi sana. Kwa hivyo. Nakufurahia na kuburudika pamoja. Hii inaonyesha ishara ya upendo, mshikamano na umoja wao kama ndugu. Hivyo basi hii inaweza kuvutia zaidi. Endapo, watu watarudi kwao, waende wakajuane zaidi, ukoo ukakutana. Wakaweza kujuana kwa sababu ndugu ni wengi, na hawa hawa ndugu bado wanazaliana, kwa hiyo msimu wa sikukuu. Nawapenda sana Wachaga kwa sababu wao huwa wanarudi wote. Ukiwa mzima, rudi nyumbani kwenda kuonana na kujuana, kwa sababu unaweza kukutana na ndugu yako na humjui. Kwa hiyo hiyo inakuwa inasaidia sana. Kuwa msimu huu wa sikukuu ni msimu ninaoupenda sana, kwa sababu biashara zinakuwa juu, bei zinakuwa chini. Sikukuu zinakuwa ni nzuri, watu wanafurahia, wanunuaji wanafurahia na wenye makampuni pia wanafurahia. Kwa hiyo nipende kusema kwamba msimu huu ndiyo, msimu wangu bora. Naupenda zaidi. Asanteni.

Jee, unatumia teknolojia ya sauti. Tunapoongelea teknolojia ya sauti ni teknolojia inasaidia sana vitu vingi na sehemu nyingi. Kwa hiyo ni lazima nitumia teknolojia ya sauti. Sehemu nazotumia teknolojia ya sauti ni sehemu napotengeneza video ama napotengeneza chochote kinachoelekea na ama kinachohitaji kutumia sauti ambayo sio sauti yangu. Kwa hio teknolojia ya sauti ninaitumia sana, asa asa sauti inayo inayotokana na teknolojia ya akili mnembe ama AI. Sauti hii ninaitumia kwenye majukwaa ya kijamii kama vile YouTube, Instagram na TikTok. Sauti hizi au teknolojia hii ya sauti inaniwezesha mimi kutumia sauti ya mtu yoyote ama mnyama ama chochote kile ambayo sio ya mtu rasmi ambayo imetengenezwa na akili mnembe ama AI sauti hiyo inaniwezesha mimi kufanya kazi kutumia sauti hizo na kuingiza fedha ama kipato kwa mfano naeza nikaanda video niketengenezea sauti kutumia teknolojia ya sauti ya akili mnembe ama AI kufanya sauti hiyo ikawa bora na ikaskika na ikajulikana na ikavutia watu wengi. Wasikilizaji kwa watazamaji na hivo ikanisabishia mimi kutengeneza pesa kutokana na sauti iyo vile vile pia teknolojia hii ya sauti ina faida na hasara zake. Faida ya kwanza inasaidia watu kutumia sauti za watu maarufu au watu mashuhuri kwenye kazi zao. Bila watu hawa kutumika au ku kutoa sauti zao wenyewe kwao ni swala tu la kimtandao ambapo sauti inatengenezwa kimtandao kutumia mtandao wenyewe na teknolojia. Faida nyingine teknolojia hii ya sauti inaokoa muda na gharama kwa mfano. Kumpata mtu mashuhuri au mtu maarufu na kumwambia aingize sauti yake kwenye video yako itagharimu pesa nyingi sana. Ila kutumia teknolojia ya sauti akili bandia ama akili mnembe ama AI kwa jina lililozoeleka. Hitakuwezesha wewe kutumia gharama ndogo sana kupata sauti ile ile ambayo itasikika kama yule yule mtu mashuhuri au mtu maarufu ila kutumia teknolojia ya sauti. Ivo basi hii inawezesha watu kutumia gharama ndogo kutoa kitu ambacho ni kitu kizuri na kitu bora mbele ya jamii na kwenye sanaa kwa ujumla. Vile vile pia teknolojia ya sauti ina hasara zake. Kwa mfano, inaweza ikaonekana kwamba mwenye sauti au mtu huyo mashuhuri ndio ameongea kauli fulani wakati huo, sio yeye. Kwa mfano, laisi wa marekani Donald Trump anaweza akaigizwa sauti yake na akili mnembe Ama AI kutumia teknolojia ya sauti na ikaonekana kama ni yeye watu wakaskiza wakajua ni yeye ndio ameongea kumbe sio yeye kwao hii inaezaikaleta kitu fulani inaezaikaleta mshangao hii inaeza ikagawa leta chuki baina ya watu kwenye jamii husika kwa sababu ya teknolojia. Hivo nipende kushauli, serikali ama taasisi husika kuweza kuwa na vibali maalumu kutoa kwa mwenye sauti ya kwamba sauti yake iweze kutumika na atoe ruhusa maalum. Hii sauti yake iezekutumika na itakapotumika iezengundi kwamba ni sauti yaki ama ni sauti bandia kutokana teknoloji ya sauti ya akili mnembe ama AI. Hii itasaidia kutunza uaminifu na hii itaweza kutofautisha kati ya mtu na akili bandia ama AI. Asanteni.

Je, unapendelea mahali pa kimya? Ama mahali pa kelele. Kwangu mimi hili ni swali zuri kwa sababu napenda sehemu yenye utulivu na sipendi sehemu yenye kelele. Kinachonifanya mimi nipende sana sehemu yenye utulivu na sio sehemu yenye kelele ni kazi ninazozifanya. Kazi zangu nyingi natumia muda mwingi. Pia nachosha akili kuliko mwili. Kwa sababu nachosha sana akili kuliko mwili, ninahitaji nipumzike kwa kutulia. Sio nipumzike sehemu yenye makelele. Hivo basi kutokana na kwamba mimi napenda sana utulivu. Kinachonifanya nipende sana utulivu ni kwamba akili yangu inahitaji kupumzika. Kutokana na kwamba kazi niliofanya ni kazi nzito. Ni kazi nyingi nahitaji kupumzika. Sehemu tulivu, sehemu yenye ukimya ili niweze kurejesha nguvu ambayo nilikuwa nimeshaipoteza wakati wa kufanya kazi. Au niweze kuwa na uhuru na nieze kupatia akili yangu nafasi ya yenyewe kurudia vitu ama kukazia vitu ambavyo tayari nimeshavifanya na kuvisoma. Vile vile pia. Sehemu zenye ukimya na sehemu ambazo hazina kelele zina faida katika mapumziko yangu. Kwa sababuzifuatazo au kwa point zifuatazo. Sehemu kimya ama mahala penye utulivu husababisha ubongo kurejesha kumbukumbu vizuri na kufanya kazi kwa weledi baada ya mapumziko. Mtu yoyote anayeweza akapumzika au anayependa kupumzika mahali penye utulivu ama mahali penye ukimya. Mara nyingi ubongo wake unakuwa unapata utulivu wa hali ya juu kiasi kwamba kazi zake nyingi anazifanya vizuri na anazifanya kwa hali ya juu kwa sababu ubongo unapopumzika kila baada ya muda, unapata muda, wa kujirudia na muda, wa kufanya kile kitu alichokisoma au alichokifanya, kwa imara zaidi na kukaa kwenye ubongo kwa muda mrefu. Vilevile pia sehemu zenye ukimya au sehemu zenye utulivu zinanifanya mimi niwe na amani ya moyo, nijisikie huru na nijisikie niko katika sehemu ya kutuliza akili, hivyo basi, sehemu hiyo yenye ukimya au sehemu yenye utulivu. Ninaipenda kwa sababu sipendi kelele kichwa changu kinahitaji utulivu wa hali ya juu. Japo kuwa kuna watu wanaopenda sana sehemu zenye kelele, sehemu zenye miziki, sehemu zenye midundo. Hiyo inawapelekea wao kuburudika na kuwa na amani. Kwa sababu unakuta baadhi ya watu wanafanya kazi ngumu za kuchosha mwili. Baada ya kuchosha mwili wanakuta akili imetulia. Sasa katika mapumziko yake ni vyema akichosha akili kwa mziki mzito na kelele. Ndio anapoona kama yeye, anapumzika. Ila kwangu mimi napenda sana sehemu zenye ukimya kwa sababu akili yangu inapenda sana kuwaza na kuitumia katika kufikiri mambo mengi. Sasa ni ngumu sana kufikiri au kuwaza njia za kutatua changamoto. Au njia za kibiashara sehemu yenye makelele. Vitu hivi huwanga vinafanywa sehemu zenye utulivu ili mtu aweze kuwa mtu aweze kuwa na utaratibu utakaomfanya yeye aweze kusisitizia jambo lake ama aweze kuwa makini kwenye jambo analofanya. Hapo ndio mwisho wa mtazamo wangu au mapendeleo yangu juu ya kukaa sehemu kimya ama sehemu zenye kelele. Na maamuzi yangu ya mwisho ni kwamba napenda kukaa sehemu zenye ukimya kwa sababu akili yangu inapenda.

Je, unapanga kazi zako vipi yafuatayo ni njia au namna nayotumia katika kupanga kazi zangu. Namna ambalo na ni bora na namna njema na ndio nayotumia katika kupanga kazi zangu. Ninapanga kuanzia kazi ngumu, kuenda kazi nyepesi, kutoka na siku ninayofanya kazi, au kutokana na siku inayofuata. Nasema hivo kwa sababu, ninavyoamka asubuhi, akili yangu inakuwa imepumzika, akili yangu inakuwa ina nguvu. Na akili yangu inakuwa ina ureri na muda wa kufanya kazi ngumu na nzito za kutumia akili. Hivyo basi kazi zangu nyingi za kutumia akili na nguvu nyingi huanga nazifanya asubuhi ninapoamka mpaka saa tano. Huu ni muda mzuri sana kwangu kwa sababu akili yangu inakuanga tu kwenye hali ya utulivu. Na inaenda kufanya kazi nzito. Kazi hizo nazifanya kwa ustadi. Nazifanya kwa weredi. Na nazifanya kwa muda mzuri ili nieze kufanya kwa ubora na kwa makini wa hali ya juu baada ya hapo muda wa mchana nafanya kazi ambazo hazihitaji nguvu nyingi. Zinatumia tu muda kidogo na nguvu kidogo ya akili. Kwa sababu muda huo nakuwa tayari nimeshachoka. Kuna kazi ambazo tayari zinahitaji muda na umakini tayari nimeshazifanya zote. Hivo basi mchana huwa nafanya kazi nyepesi ambazo hazihitaji nguvu. Muda wala akili nyingi sana. Baada ya hapo nitapumzika. Na baada ya kupumzika jioni kabla ya kuenda kulala. Napupia nafanya kazi ngumu Ambazo Zinahitaji muda. Lakini kazi hizi nguvu zinakuwa hazina ugumu sana kama kazi nizofanya asubuhi. Maana kazi hizi zinatumia weledi wa kawaida nataka kuzifanya. Hivo inanipelekea mimi kuwa nimezitenga kazi au nimezipanga kazi vipengele vitatu. Asubuhi kazi ngumu sana, mchana, kazi nyepesi na jioni kazi za kawaida. Hivi ni kwa upande wangu mimi. Lakini kwa upande wa watu ni doa ajili nawapangia kazi kutokana na wao walichokisomea ama kutokana na majukumu yao. Majukumu yanapatikana kutokana na kazi zinazopatikana kwa siku mfano, siku ya jumatatu, kama kazi yao inabidi iwe ni kazi ya kupanga vitu, ya kuorodhesha vitu na ya kutoa ripoti. Kazi hizo nitawapangia kutokana na kile kitu, kila mtu na kitengo chake na kazi hizo nitazipanga kutokana na vitengo ili kueza kurahisisha. Mtu asije akafanya kazi ambyo haijui, akaharibu kazi au mtu akafanya kazi hovyo hovyo. Kuwatenga kwenye makundi na kuwafanya washindane wao kwa wao. Hiyo inapelekea bizanda kazi kuwa bora zaidi bila shaka piya upangaji wa kazi una namna. Na una utaratibu wake ambapo kila mtu. Anapanga kazi kutokana na anavyoona baadhi ya watu wanaanza kwanza na kazi nyepesi kuenda kazi ngumu na wanafanikiwa na baadhi wanafanya kazi bila kupanga chochote. Lakini mimi napanga kazi ngumu kwanza mida ya asubuhi sababu ni muda ambao akili yangu imetulia ni muda ambao nina muda mzuri wa kufanya kazi mwili umetulia kila kitu kimetiwa katika kupumzika. Ndiyo naingia kufanya kazi hiyo na badaye ninafanya kazi nyepesi na jioni baada ya jua kuzama. Uchovu umepunguwa nafanya kazi za wastani. Kazi hiza zote zinanipatia mimi matokeo chanya. Kwenye mafanikio yangu asanteni na hivyo ndiyo namna ninavyopanga kazi zangu za kila siku.